Tangia niwe mtoto mdogo nilikuwa napenda kunywa maziwa sana. Kwa sababu kwetu tulikuwa na ngombe wengi ambao walikuwa wanakamuliwa. Na wale ngombe walikuwa wamefuga kwa ajili ya kutoa mazao ya maziwa ambayo ilikuwa inauzwa kote kote. Na pia ata ilikuwa na uzwa paka kwa mahoteli kubwa kubwa. Na maziwa imekua ni mojawapo ya vyakula ambayo nimekua ni kitumia tangia ututoni. Na maziwa huwa ni mojawapo ya madini muhimu sana ambayo inaitajika kwa mwili. Aswa kuanzia utotoni huwa inasaidia, meno kwa mazuri, maziwa huwa inasaidia mtu akue na afya. Ni baadhi ya lishe bora ambayo inasaidia mtu katika proteini. Na kwa hakika maziwa si maziwa tu bali maziwa inatumika kutengeneza vitu tofauti tofouti. Kwa sababu mtu akiwa na maziwa pengine mengi, maziwa iyo inatumika kuunda bidhaa tofauti tofati ambazo huwa zinauzwa sokoni. Sasa mimi nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa na kunywa maziwa na maziwa ilikuwa ni mojawapo ya kitu ambacho singekosa kunywa asubuhi. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa nikitoka shuleni, lazima mama yqngu aniekee maziwa. Kwa sababu nikuwa nimezoea ku kutumia maziwa katika kula ugali. Na kando na hayo, kila asubui tulikuwa tutapikiwa chai. Na hiyo chai lazima iwe na maziwa mengi. Na maziwa si maziwa tu, bali maziwa ni mojawapo ya vinywaji ambayo ukinywa unakaa kwa muda mrefu bila kuhisi njaa. Na kando na hayo inasaidia. Ata mtu ambaye pengine ako na utofu wa afya ama pengine afya haki imedorora akinywa maziwa inasaidia katika lishe bora. Wanapewa maziwa na maziwa inasaidia katika kumaliza ule utapiamlo. Kwangu maziwa ilikuwa ni jambo la kawaida na la kila siku. Kwa sababu ilikuwa nikiamka asubui kabla sijafanya chochote na kunywa kopo la maziwa moja. Alafu nikienda shambani, nirudi naongeza kopo la maziwa lingine. Kwa sababu maziwa inampa mtu nguvu mingi sana akifanya kazi, anafanya kazi kwa uwepesi. Na kumbuka nikiwa shuleni, mara mingi, serikali ilikuwa imetoa idhini ya kuwa kila mtoto ambaye ako chini wa umri wa miaka kumi na tatu apewe maziwa. Ambapo kila siku tulikuwa, kila siku ya jumatatu na ijumaa walikuwa wanapeleka maziwa kwa mashulwe tofauti tofauti ambapo tulikuwa tunapata muda wa kupewa pengine maziwa mmoja ama wakati mwingine tukienda mchezo napewa mbili. Hiyo maziwa ilitusaidia sana kwa sababu kuna watoto wengi ambao kwa na uwezo hata wa kweda nyumbani kukula chakula cha mchana kwa sababu walikuwa hoye haya awakua na chakula chakula. Sasa walikua wanatumia yale maziwa ambayo alikuwa na letwa shuleni na serekari kwa hajili ya kwasaidia pengine ata watoto ambao wajiwezi kabisa na wezi para chakula cha mchana. Na yale maziwa yalitusaidia shuleni ambapo kila mtoto alikuwa anapewa bila kubaguliwa. Sasa ilikuikifika wakati wa mchana wengine ambao wakona uwezo wanenda nyumbani. Lakini nao pia walikuwa napewa maziwa. Wanapeana maziwa kwa kila mwanafunzi moja moja ambapo wanakupea maziwa zidi ya ikumbi kimoja. Lakini mekwa kwa karatasi unanywa ule mchana. Baada ya kunywa unatulia ukeongojea kingine ya kurudi darasani wakati wa jioni. Na maziwa ilisaidia pakubwa sana kwa sababu ilisaidia watuto wenye ambao walikua na hutapia mulo. Na ambao walikua awana lishe bora iliwasaidia wakawa watuto wenye hafia nzuri. Na watuto wenye misuli tinginya. Kwa sababu ilikuwa ni vigumu sana kwasaidia watuto wenye hawana afya nzuri pengine kwa kuwapa pesa kwasababu wangekula chakula aina moja tu lakini vile sirikari ilianza kutua kuleta maziwa angalau ilisaidia watoto wengi ambao wajiwezi wakapata ata chakula chakula.

Muda ni kitu cha muhimu sana maishani kwa sababu muda ndiyo hua inatufanya tuweze kuamua maisha yetu yatakuwa vipi. Na maramingi nikienda kazini huwa tunapewa muda wabure ambapo tunaeza kupumzika ama tufanye shughuli zetu pia. Kuna siku ambazo huwa tunapewa pengine baada ya kufanya kazi mingi pengine watakupea pengine siku kama mbili ama tatu za kukaa baada kufanya pengine kazi mwezi mzima. Na mimi muda wabure huwa ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu muda wabure ndipo huwa naeza kufanya vitu vyangu vingi sana. Pengine kueka mambo kama mipangilio tofauti tofauti jinsi. Nitafanikiwa maishani mwangu. Ama pengine nikona malengo na maono. Kwa sababu nimekuwa na malengo makuu ya kuwafuga kuku wengi sana maishani mwangu. Sasa nikipata muda wabure huwa naandika mikakati n jinsi gani nitaweza kufikia yale malengo ya kufuga wale kuku wengi ambao nilianza na wachache lakini naona wanazidi kuongezeka. Na wakiongezeka hivyo inabidi ni panue mipaka, nikuwe na mikakati ya kupanua nyumba, nikuwe na mikakati ya jinsi nitakuwa na pata chakula kwa haraka na kile chakula si chakula tu mbali chakula ambacho kinatakiwa kuwalisha kuku ndiposa waweze kukua kwa haraka ni jinsi gani naeza kupata wateja hata wakununua mayai na wanuna wale wakubwa sasa huwa nahakikisha nakaa chini muda wabure naanza kuchora mikakati nawaza ni jinsi gani tafanya mpaka mipango zangu zote zifanikiwe. Na muda wabure umenisaidia sana haswaa hata wakati mwingine ninapo fanya kazi. Pengine nimekuwa na msongo wa mawazo. Ninapo ketichini muda wabure napata nafasi ya ku pengine kupanga kazi yangu. Kwa sababu niko na makazi ambayo yako na vitu vingi sana. Sasa nilazima nikipata muda wabure na kimbilia pengine kwa biashara yangu pia. Kwa sababu biashara usipo onekana pale mambo yanaeza haribika uende ukute biashara imesha kwisha ama biashara inafungwa. Lakini sasa muda wabure pia huwa napata. Inanipata maramingi niko kwa biashara yangu. Pia na waongoza wale ambao nime waajiri. Tunaketi pamoja nao, tunauza pamoja nao. Naona penye makosa iko narekebisha. Tunaongea pamoja nao na wahimiza. Hata wakati mwingine, hata pia na mwambia wewe enda pumzika kwa sababu mimi nikona muda wabure, wewe leo pumzika. Wafanya kazi wangu, wanafurahia sana kwa sababu wanaenda kuwapea motisha, huwa nawapea nikipata muda wabure, huwa naenda pengine na wapea motisha kwa kuwafanyia vitu, tofauti tofauti kuwaongeza mshahara na hata kuwasaidia kazi. Na muda wabure mimi maramingi umenisaidia sana hata kule kazini ambapo nikipata muda wabure pengine naenda kujinafasi mahali kule pwani mahali ambapo pametulia mahali ambapo naona na hindi nikienda nikiogelea kidogo alafu na sahau vitu vingi pengine ambavyo vilikuwa vina nikumba. Na maramingi naenda nakutana na marafiki, tuna nongonezana, baada ya kunongonezana, napata ujuzi zaidi. Na napata pengine mbinu tofauti za kuendesha kazi yangu katika kampuni ambayo nafanya kazi. Kwa sababu nikikutana na wakurugenzi na wasimamizi wa wafanya kazi wengine HUwa tunakutana nao kule pwani wakati wenye tumeenda bara la hindi ama tumeenda kwa mbuge la wanyama tunaongea, tunazungumuza, tukiwa kwa muda wabure ambapo tunafikia pengine suluhu ya vitu vingi sana ambavyo nigekuwa pekeyangu singeweza kusuluiza matatizo mengi. Na imenisaidia sana katika kufanya kazi yangu kwa rahisi kwa kampuni ambayo na.

Mara mingi mimi huwa napenda utalii. Na nikitalii sehemu tofauti tofauti nimekuwa nikikutana na marafiki wapya ambao huwa nashangaa jinsi tunavyo kutana. Na kumbuka hivi majuzi nilikuwa nimeenda kwa mbuga la wanyama kule maasai mara. Ambapo nilikutana na marafiki tofauti tofauti tulikuwa tumekaa sehemu, tumekaa tumetoa lile gari la kutuzungusha kwenye msitu wa maasai mara, tukijionea wanyama. Alafu, tukapika mahali ambapo, watu wote huwa wanakutana, wanaketi, wako na vinywaji, wanakunywa, wenye wako na vyakula, wanakula. Wenye wako na michezo, wanacheza kwa ile mbuga la wanyama, tukichungwa na maaskari ambao, wanachunga wale wanyama pori. Sasa tukiwa hapo ndani, tunaunda timu tofauti tofauti, baada ya kuunda matimu tofauti tofauti, tunaanza kucheza. Kila mara tunapo fanya shughuli pengine za michezo kule ndani kwa mbuga la wanyama huwa na shangaa sana kwa sababu huwa nakutana na marafiki kutoka pembeni zote duniani. Na jinsi tunavyo unda urafiki hata mimi huwa na shangaa. Wakati tunacheza unaona mtu anakupenda tu bure, mnaanza kucheka pamoja. Anakuwa rafiki, anasema wewe sasa mimi nacheza na wewe kwa sababu tunaelewana hata wakati mwingine mnapoenda kukula pengine vyakula. Unaona yeye anakusimamia chakula kwa anakulipia kila kitu bure na hata haumjui. Hapo ndipo huwa tunakutana na marafiki kutoka pembeni zote duniani. Kwa sababu pia wanakuja kujionea kwa kazi ya utalii. Na hata kuona vitu tofauti tofauti pengine ambavyo haviko kwa nchi zao. Na hata nakumbuka wakati mwingine kwa ile mbuga tu la wanyama la maasai mara ambapo nilikutana na moja wapo ya wa mkurugenzi wa kampuni fulani ambapo tulikuwa marafiki kabisa akaniuliza eei na wewe unafanya kazi gani nika mwambia pengine kazi yangu saizi iko chini kidogo inayofanya aka niambia hapana mbona wewe usifanye kazi nzuri na mimi niko hapa nani mtu ambaye tuliluwa tumekutana na yeye mara ya kwanza tu lakini tukawa marafiki kwa sababu tulikuwa hapa siku nne na tulikuwa tunakutana na yeye tunaongea tunacheza pamoja naye michezo tofauti tofauti ambao huwa tunacheza kwa mbuga la wanyama. Na hapo ndipo tulijuana na akaniambia ukirudi nyumbani nipigie simu. Niko na mambo ambayo tunataka kuongea naye. Sasa aliniita kwa moja hapo ya hoteli ya kifaari sana ambapo tuliketi chini akasema unaridhika na mahali ambapo nafanya kazi nikamwambia bila shaka la hasha. Uko siridhiki kidogo kwa sababu mapato ni machache. Na hata mishahara wanalipa kwa kuchelewa na mishahara. Menyewe ni midogo hata haitoshi mahitaji ya hivi sasa akaniambia mimi vile nilikuona nika kufurahia mara nika kupenda jinsi unafanya mambo yako jinsi pengine unaongea na watu wengine vile unashirikiana na timu zingine vile unatatua maneno na hata vile unachekesha watu vile unafanya utani. Sasa kwanzia leo nataka kwenda kuweka kama msimamizi wafanyakazi katika kampuni yangu. Nilifurahia sana kwa sababu hapo ndipo nilijua marafiki si ndugu zako pekee ama si watu ambao unaishi nao kwa karibu bali marafiki ni watu wenye hujui ni watu wenye mnakutana na damu zina ingiana na mnafanya vitu vikubwa hata kuliko vile ungetarajia maishani mwako mwote na pia nimekuwa nikienda sehemu tofauti tofauti kuzuru na kumbuka wakati mwingine tulikuwa tumeenda kuzuru mlima mmoja mkubwa kule kenya ambao unaitwa pengine aberdare ranges ambapo tulikutana na marafiki tofauta tofauti ambao walikuwa wanakuja kushuhudia wingi wa wanyama pengine kama ndovu ambao patikani kwa nchi yao. Hapo nilikutana na marafiki kutoka kule ujeremani na uingereza ambao walikuwa marafiki wangu kwa karibu wiki kama mbili ambao tulikuwa tumeenda kuvuga ule mlima mkubwa sana. Na ni mlima na ni mbuga ya wanyama pia kwa sababu imelea wanyama wa porini karibu wote. Hapo tulikuwa tumeongea nao wakasema eei na sisi tumefurahia maongezi yako. Tumepata ndugu mwingine kutoka pengine nchi ya Kenya. Kwa sababu hatukujua kama tunaeza pata mtu ambaye tunaingiana hivi. Wakaniagiza wakasema tukirudi huko majumbani tutakuita pia ukuje ushuhudie jinsi nchi zetu zinakaa. Na kitu ambacho kilinishangaza hao walishughulikia nauli yangu kupanda ndege na kila kitu ambapo nilijua kumbe urafiki si tu kujuana na mtu pengine mwenye mnatoka nchi moja na yeye ama jirani yako ila ni watu kutoka hata u.

Nimekuwa shabiki mkubwa sana wa timu ya Manchester United, ambapo ilikuwa ni timu iliyo anza miaka za nyuma sana. Nilipokuwa mtoto mdogo, nilikuwa nafuatilia ile timu, ambapo nilikuwa naona jinsi wanacheza mpira, nilikuwa naona jinsi wanapanga wachezaji wao. Na ilikuwa ni timu moja hapo, tajika sana, ambapo ilikuwa inabeba vikombe tofautofauti, na walikuwa mabingwa ata kule ambapo ilibeba vikombe vingi sana. Na walikuwa na wachezaji mashuhuri, wachezaji ambao pengine, wengine wengi ata wamewacha ile kazi ya kucheza mpira na wanafanya shughuli tofautofauti pengine kama za ukufunzi. Na nikiwa mtu ambaye nilikuwa nafuatilia timu ya Manchester United sana, ilikuwa ni baadhi ya timu moja ambaye ilikuwa na mashabiki wengi duniani kwote. Na nilipenda hiyo timu kwa sababu ya mchezo wao mzuri, kwa sababu kila mara walikuwa wakienda uwanjani, walikuwa wanahakikisha, kama si kushinda, wametoka sare. Na si sare tu ila, wengine walikuwa wamepigwa mabao kama matatu manne, lakini wanatoka nyuma, wanasawazisha. Hata wakati mwingine wanatoka nyuma na wanaibuka washindi. Ni timu ambayo ilikuwa imepewa jina ya kimombo ambayo inaitwa come back. Kwa sababu walikuwa wanacheza, mnaweza wapiga mabao matatu, lakini watakuja na wawashinde. Pengine kwa kipindi cha kwanza, mliwacharaza, vyema kabisa. Lakini ikija kwa kipindi cha pili wanajiandaa wanalipiza kile kichapo na hata wanaibuka washindi. Nilipenda kufuatilia hiyo timu ya Manchester United kwa sababu ilikuwa ni mojawapo ya timu chache ambazo zilikuwa zinajulikana na zilikuwa zinafanya kazi kwa bidii sana. Na mimi nikiwa kama mtu ambaye alikuwa mashabiki, sugu nilikuwa naifuatilia, ata nilikuwa na jua kikosi kizima, ambacho kinaenda pengine kupangwa uwanjani. Nakumbuka ile wakati walikua kama wameeka ivra, wameka pengine runi, wameeka real gyan, wameeka hawa wachezaji wote wamepangwa kwa skodi, wamewaweka pale pembeni zote na walikuwa wanabisha kweli kweli. Kwa sababu walikuwa ni moja wapo, calls, calls, wachezaji ambao walikuwa na jituma sana, mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wakufunga bao, pengine, akiwa mbali sana, na walikuwa nacheza wakibadilishana badilishana akina ivra, ambapo haunge mpita kule nyuma hata uwe, wewe ni makini namna gani. Ilikuwa ukimpita lazima kwa akuangushe chini. Na nakumbuka ile kikosi ya Manchester United. Ilikuwa kikosi kimoja hatari sana. Na ambapo ilikuwa ikiingia uwanjani kila mtu anasimama, anaanza kuimba. Wanaimba wimbo moja ambayo ilikuwa inawatukuza sana wimbo wa kuwatukuza. Na walikuwa na mashabiki ambao walikuwa wanajaza uwanja wote. Mpaka ata wengine walikuwa wanakosa nafasi. Mpaka wanangalia mpira pengine wakitumia televisheni kule nje. Na kila mara walikua wakienda kucheza ile pengine mchezo wao walikua wanabadilisha mfumo tofautitofauti. Wangecheza waione kama timu pengine haipigwi ama haicharaziki wanabadilisha mfumo jinsi wanaanza kupanga wachezaji unaona wanatokea nyuma kama ni. Wanenda na ile count attack wanakuja wanawagonga kweli kweli. Unaona mchezaji wengine wanabisha mbele mbele wanarudisha mpira nyuma. Wakirudisha mpira nyuma nyinyi mnadhani ni mpira tu unarudi nyuma ila ni kwaji inatoka kule nyuma na inaingia mpaka ndani. Nahodha anaona tu vimuli muli kwa sababu hata hajui vile boli ili paa na ikaingia kwenye wavu bila yeye kujua. Boli ilikuwa inaenda kwa umeme sana. Kwa sababu iliku gola pengine pale nyuma nahodha alikuwa naona, anashangaa, anashtukia wavu, unatingika. Anajuliza ni kwa nini, kumbe mkwaju ulitoka kule nyuma na ukaja kama umepinda na ingia moja kwa moja bila hata yule nahodha ambaye likuwa na mlinda lango alikuwa, amezubaa na anashtukia ama alikuwa amekaa makini lakina anashtukia bao limesha ingia. Na mojowapo ya timu ambazo zilikuwa zinajulikana sana ni ile Manchester United ambapo ilikuwa na ata mashabiki ambao walikuwa pengine ni viongozi wa inchi walikuwa wanaungana kwenda kushabikia hiyo timu na ilifuzu vizuri sana kwa kubeba vikombe vingi.

Kwangu maji ni kama uhai, na maji mimi huwa nakunywa kila siku. Kwa sababu maji hata sina masaa ya kukadiria ni vipi huwa nayakunywa bali, mimi huwa nahakikisha nakunywa maji kila, karibu kila saa mimi nakunywa maji kwa sababu imenisaidia pakubwa sana. Tangia nianze kunywa maji kwa wingi, nimekua kama mtoto mdogo kwa sababu naona ngozi inametameta, hata ngozi yenyewe inang'aa tu kwa sababu ya kunywa maji mengi. Maji ni mojawapo ya viungo muhimu sana mwilini ambapo yanasaidia. Katika kuhakikisha inatoa kemikali pengine kwa tumbo. Nahakikisha inasafisha mwili wote na mwili unakua mzuri ambapo unapata hewa safi ambayo unaipunga. Na maji sina jinsi ya kuelezea vile ni ya muhimu sana mwilini mwetu. Kwa sababu mimi nikisikia kiu kidogo wala kwa umbali huwa nahakikisha nakunywa maji hata nikienda pengine sehemu ambazo hakuna maji ya kunywa ama hakuna maji masafi ya kunywa huwa nahakikisha nabeba maji yangu ya kutosha kwa chupa. Na chupa ambayo huwa nabeba huwa naeka pengine zile vitu ya kufanya maji isikuwe moto. Upande wa sehemu ya juu ambapo huwa inahakikisha maji yangu yanakua si baridi na si moto mzuri. Bali inakuwa ni maji mazuri ya kunywa. Na nimekua nikifanya hivyo kukunywa maji. Pengine kila saa kuhakikisha ya kuwa mwili wangu pengine haupati pengine alama zingine za ovyo ovyo. Ama mwili wangu haukauki ama uparare. Mara mingi unakutana na watu wameparara mwili pengine hata unaona laini zimepasuka pasuka kwa mwili wao. Kwa sababu pengine hawatumii maji ya kutosha. Lakini kwangu hautapata laini ama mipasuko yoyote kwa mwili wangu. Kwa sababu huwa nahakikisha maji ni mojawapo ya vitu ambavyo siviwachi popote ama siviwachi kamwe huwa nahakikisha niki sikia kiu kidogo nachukua kopo la maji namimina. Baada ya kumimina naona mwili wenyewe unaburudika tu bila ramimi mwenye kujisaidia. Na maji yamenisaidia sana kwa sababu kitambo nilikuwa pengine na ugumu wa kuenda kwa choo. Lakini tangia nianze kunywa maji kwa wingi hiyo shida ilipotea hata bila mimi kujua hata mara mingi nikiona pengine natoa mkojo ambao ukona rangi mbaya huwa natumia maji kwa wingi. Na hapo nyuma nilikuwa na hiyo tabia ambapo huwa natumia mkojo ambao ukona rangi mbaya. Kwa sababu sikuwa natumia maji kwa wingi. Lakini nilipogundua nikaanza kutumia maji kila wakati nikisikia kiu. Nastukia nimekunywa maji kama lita moja ama vikombe viwili ambayo imenisaidia sana kuhakikisha kueka afya ya mwili wangu kuwa bora. Na kati ya vitu ambavyo maji inasaidia ninapokunwya ni afya. Kwa sababu mara mingi nilipogundua kukunywa maji kwa wingi inasaidia afya. Tangia hiyo siku sijakuwa mgonjwa hata kidogo. Kwa sababu unapata marafiki zangu wanalalamika pengine mkojo ni unachoma ama kuenda haja kubwa ni vigumu. Sasa nilikuwa naongea na mwingine jana. Nikamwambia unajua nini ndugu yangu. Si ati kutokwenda haja kubwa imekulemea kwa sababu pengine uko na shida nyingine. Nikamuuliza umekunywa maji mara ngapi akasema hara mimi huwa nakuwa mgumu sana kukunywa maji. Ara nimekaa kama siku moja na nusu sijaonja maji. Nikamwambia hayo ndio matokeo kwa sababu ungekua unakunywa maji haungekua na hiyo shida akaniambia unamaanisha nikamwambia sasa vile umekua na hiyo shida ya ugumu wa kuenda choo enda chemsha maji angalau kunywa maji ambaye ni joto kidogo vile alifanya hivo aliona tumbo yenyewe imeanza kufunguka na akaniambia siku inayofata akaniambia ni kweli uliniambia maji ni uhai na nimeamini maji ni uhai. Kwa sababu bila maji sijui hata ningekua nimepelekwa hospitali kwa sababu ya kuwa na ugumu wa kuenda kwa choo. Na hapo ndipo niligundua kumbe watu wengi wanapuuzilia kukunywa maji na wamepata majanga ama shida tofauti tofauti ya kimwili. Kwangu mimi maji huwa naizingatia kama ni kitu cha muhimu sana huwa nakunywa kila saa. Hata wakati mwengine ikiniruhusu nikunywe karibu pengine kila wakati huwa nafanya hivyo kwa ajili ya afya ya mwili wangu. Na nasema maji kama vile waswahili huwa wanasema maji ni uhai. Na si uhai tu bali huwa inatusaidia katika kuendesha afya ya mwili zetu kuwa njema na kuwa nzuri. Sasa nahimiza kila mmoja wetu akuwe akinywa maji kwa wingi kwa.

Kwa kweli mimi huwa nafanya mazoezi. Mazoezi ni moja wapo ya vitu ambavyo vimenisaidia sana. Maishani mwangu hata vimefanya mwili wangu kukua mzuri na mwili wangu kuwa na nguvu sana. Na mimi huwa nafanya mazoezi kila asubuhi na hata jioni. Siwezi sema ni huwa nafanya mazoezi asubuhi pekee yake ila huwa nafanya mazoezi asubuhi na hata jioni. Kila siku nikiamuka asubuhi kitu cha kwanza huwa ni kunawa uso. Baada ya kunawa uso nipige deki. Baada ya kupiga deki huwa nachukua dakika kama ishirini mpaka thelathini nafanya zoezi. Na huwa nafanya zoezi kwa kukimbia mahali kama pa kilomita mbili hivi. Nikimbie nirudi baada ya kurudi halafu ni ruke ruke na kamba. Baada ya kurukaruka na kamba itakuwa nimemaliza zoezi langu. Baada ya hapo niende kwingine ni nioge baada ya kuoga niunde chai. Chai ambapo ndakunywa halafu nieleke kazini. Na pengine nikishuhudia kidogo zoezi limenisaidia pakubwa sana. Kwa sababu nilikuwa na uzani mkubwa sana kwa mwili wangu na nikaanza kujiuliza ni vipi ndaweza kupunguza uzani. Hapo ndipo niligundua mambo ya zoezi. Ambapo nilikuwa nimeeka kizoezi kipaumbele. Kila siku nilikuwa nahakikisha napiga zoezi kwa masaa na kwa kujituma sana kuhakikisha kuwa mwili wangu unakuwa mwepesi. Na nimefanya hivyo imenisaidia pakubwa sana kwa sababu tangia nianze kupiga zuezi. Nimeona, mwili wangu ulibadilika, mambo ya afya ainisumbui tena kama vile ilikuwa inanisumbua hapo nyuma na hata uzani nimepunguza na hata maramingi nimekuwa mwepesi kwa sababu nikienda kazini na hata kuenda kufanya kazi watu wanashangaa vile nimekuwa mwepesi sana kitambo ilikuwa ni vigumu mimi pengine kuzunguka kuenda kufanya kazi pembeni moja ama kutembea kwa muda mrefu lakini nilipoanza kufanya zoezi kwangu ikawa rahisi sana hata kazi wanazonipea ama nikienda kufanya shughuli ya yoyote nafanya kwa wepesi mpaka watu walikuwa wanashangaa ni wewe ndiyo ulikuwa mzito hivi. Lakini sikuhizi umepunguza mwili. Wakaniuliza ulitumia mbinu gani. Nikawaambia siri si nyingine bali siri. Ni kujinyima na kuhakikisha unafanya zoezi. Na si zoezi tu bali unazingatia zoezi ambalo linakusaidia kupunguza pengine uzani ambao umekuzidi sana. Na hata jioni huwa natenga kama dakika salasini arubaini pia kufanya zoezi. Nikitoka kazini, kitu cha kwanza, huwa naenda naoga, halafu najipaka mafuta, baada ya kujipaka mafuta naenda zoezini. Angalau nienda zoezini kama sina uchovu na pengine ile jasho ambayo nimefanya kazi mchana mzima, nimeitoa. Sasa nikienda zoezini, mwili unakuwa, mwepesi sana, sina kitu pengine cha kunizuia kufanya zoezi na wenzangu. Kwa sababu sitaenda kufanya zoezi kama nanuka jasho wengine hawatafurahia. Sasa huwa naenda naoga najipaka mafuta na nachukua vifaa vyangu vya kuelekea kwa zoezi jioni ambapo huwa naenda nanyoosha mwili napiga zoezi nafanya vitu tofauti tofauti ambavyo vinahitajika wakati wa zoezi. Mbaka nafanya mwili unazoe. Na hapo imenisaidia pakubwa sana kwa sababu nimeona kila jioni vile nilianza kupiga zoezi ratiba zangu zina tiririka kwa mtiririko mzuri sana. Kwa sababu nikiamuka asubuhi nimeeka ratiba ambapo zoezi nimeieka asubuhi lazima nifanye hata kama nikukimbia na kurudi kwa nyumba na kuruka na kamba kidogo wakati wa asubuhi. Iyo ndio zoezi huwa nafanya wakati wa asubuhi. Lakini wakati wa jioni nafanya zoezi tofauti tofauti. Pengine kubeba yale mawe mazito mazito. Kubeba jimu. Kukuruka na kamba. Na kufanya zoezi tofauti tofauti ambayo inanyorosha viungo vyote vya mwili. Na hilo ni jambo ambalo limenisaidia sana. Nasema kila mtu kama anataka kubadilisha maisha yake. Apange ratiba na kwa hiyo ratiba ikuwe na mazoezi kwa sababu mazoezi ni moja wapo ya vipengee muhimu ambayo inachangia afya ya mwili kwa bora na kutokuwa mdhaifu ambapo kila ugonjwa ukija unaku pengine beba. Na nashukuru sana kwa rafiki yangu ambaye aliniwezesha kuanza kufanya zoezi kwa sababu aligundua niko na shida mingi na nisipofanya zoezi huenda hata magonjwa yakaanza kunipiga. Na hapo ndipo nilijua zoezi ni kitu ya muhimu sana. Na imenisaidia katika kuweka yangu. Ikawa njema na njema.

Kwa kweli kabisa kila mtu mara mingi huwa anajikuta ako na udaifu tofauti tofauti ambao pengine unamkumba kazini. Na mimi huwa nashugulikia udhaifu ambao niko nao kwa kuhakikisha ya kuwa naenda nakaa na watu ambao pengine wanajua ile udaifu wangu na wanaeza kunielekeza. Nakumbuka kuna wakati ambapo nilikuwa na udhaifu wa kuchelewa kazini. Sasa nikaongea na rafiki wangu mmoja ambaye alikuwa ananikumbusha kila mara. Ei na wewe siku hizi kazini unachelewa, na kuchelewa kazini kumefanya utendakazi wako umekuwa chini sana kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunashughulika na mambo ya kompyuta kule kazini. Sasa ata ku pengine kuna kili mambo chini, nara kuyaeka kwenye kompyuta ikawa inanilemea mara mingi kwa sababu naenda kazi nimechelewa, nimechanganikiwa, sasa naanzia wapi, mpaka nafika mahali ara, pengine kuyaandika yale mambo, unanilemea. Lakini nakumbuka huyo rafiki yangu akanieleza, si vibaya unachelewa kazini, akaniambia ni nini kinafanya unachelewa kazini? Na ni baadhi ya udhaifu ambao umekugonga kwa muda mrefu. Siku moja unaweza amuka ukastukia hata ile kazi ambayo walikuwa wamekupea na kampuni imeisha, utafanya nini? Kwa sababu wale, wale viongozi ambao wamewaleta saa hizi ni vichwa ngumu anaeza gundua huwa unachelewa kazini na hata akakufuta kazi siku yoyote. Sasa yule rafiki yangu akaniketisha chini akaniuliza, kumbe kulikuwa na msongo wa mawazo ambao umekuwa umenikithiri kwa muda mrefu sana. Sasa nikamwambia staki kukuficha, kwa sababu nimekuwa na mambo ambayo yananisumbua kwa muda mrefu sana na sikuwa na mtu wa kuambia. Sasa mara mingi nilikuwa nikiamka asubuhi najikuta tu nashindwa hata kufanya kazi ya nyumba, nashindwa hata kupika chai, halafu nikianza kupika chai nikunywe, nikae chini, niende nioge naskia tu nimechelewa kazini. Akaniambia kwani hauna ratiba rafiki yangu. Kamuambia kwa kweli ratiba nilikuwa nayo kitamb lakini sasa hivi sina ratiba kwa sababu ya msongo wa mawazo, hata mara mingi nashindwa nifanye nini, nashindwa nianzie wapi kwa sababu ya vitu ambavyo vinanisumbua maishani. Hiyo rafiki yangu akaniketisha chini kwa sababu alikuwa pia ni mshauri na asaha mzuri ambaye alikuwa na ujuzi wa muda mrefu. Akaniambia rafiki yangu, nataka wikendi moja nikupeleke mahali tuzumguze haya mambo. Na kwa hakika ilikuwa imebakia siku moja tu ifike wikendi ambako alinipeleka sehemu nzuri sana tukajinafasi. Akanichekesha, akanitania. Kwa hiyo utaani nikastukia nimemfungukia. Na nimemweleza mambo yote yangu ambayo yananisumbua. Hapo ndipo niligundua urafiki si urafiki tu lakini urafiki wa dhali ni kitu cha muhimu sana maishani. Rafiki yangu alinieleza nikamwambia mambo ambayo yananisukuma yote. Na akaniambia yako ni madogo sana. Nataka ni mimi nikikueleza jinsi nilipitia shida mingi sana. Na vile alinieleza vile alikuwa na mzigo, amepoteza wazazi wake, yeye ndiyo baba ya ndugu zake, ako na muke, anamshughulikia muke na watoto wake. Na pia alikuwa anakuja kazini mapema. Nikagundua kumbe hata shida zenye nilikuwa nazo, haikuwa shida yoyote, ila ilikuwa ni kitu kidogo sana. Sasa nilipomweleza mambo yote akaniambia sasa kuanzia leo nataka hizo vitu uhesabu kama hakuna kitu kinakusumbua upange ratiba. Na hapo nilipopanga ratiba akanielekeza jinsi nitakuwa nafanya na ntashindaje hiyo shida ambayo ilikuwa inanisumbua msongo wa mawazo. Hapa aliniambia ukiamka asubuhi nawa uso piga chafya ama na kwa sababu nilistukia nimeacha vitu vingi, nimewacha msongo wa mawazo ilinisaidi hata kutoa vitu vingi ambavyo vilikuwa vimekuwa sumu mwilini mwangu. Na huwa kila mara nashukuru rafiki yangu kwa sababu nilikuwa na udhaifu sana mkubwa ambao ulikuwa unanipelekia hata kuipoteza kazi yangu. Lakini tangu hiyo siku anishauri, nimeona mabadiliko makubwa, hata siku hizi nikipata pengine shida naichukua tu kama jambo ndogo sana, naishughulikia kwa dharura, inimenisaidia utendakazi wangu umepanda juu mbaka hata niliitwa, nikapandishwa ngazi na nikawa kama kielekezo kwa wengine.

Mimi ni mpenzi wa vitabu tofauti tofauti, na nimekuwa nikisoma hadithi mingi sana ambazo zilikuwa zinanipendeza sana kutoka kwa vitabu tofauti. Hata nimekuwa nikifuatilia vitabu vya historia ambapo nilikuwa nafuatilia jinei historia tofauti tofauti za dunia zilikuwa zinajiunda na jinsi watu waliishi kule nyuma wakipigania pengine nchi zao, vile wakoloni walikuja kwa Afrika. Hivyo vitabu vyote nivevisoma. Lakini mimi huwa napenda kusoma vitabu vya riwaya pia. Ambavyo huwa vinaelezea jinsi mambo ya jamii ama mambo tofauti tofauti ambayo inakumba jamii ama ni shida gani ambayo linakumba nchi yetu. Na nimekuwa nikisoma vile vitabu ambavyo nimekuwa nikisoma vitabu vya riwaya, vitabu vya hadithi fupi fupi, na hata vitabu tofauti tofauti ambavyo vinaelezea pengine hosia, ama vitabu ambavyo vinelezea jinsi pengine mababu zetu waliishi na mpaka sasa hivi jinsi kizazi kipya kinakaa. Na nilikuwa nafuatilia hadithi moja kwa hadithi fupi fupi ambapo niliweza kufuatilia hadithi ya wanyama. Ambapo zamani kulikuwa na michezo tofauti tofauti ya wanyama ambapo nilikuwa nashangaa hata si kukuwa na habari yoyote kuwa farasi walikuwa ni wanyama ambao walitumika hata kulima shambani. Nilifuatilia hii hadithi ambayo ilikuwa inasema kitambo kulikuwa na farasi wengi na punda ambapo kazi yao ilikuwa ni inatumika kubeba mizigo na hata kulima mashamba ambapo hakukua na mashini yoyote iliyokuwa inatumika shambani. Na nilipo kuwa nafuatilia jini farasi walikuwa wanafanya kazi mpaka nikashangaa ile hadithi ilikuwa inaelezea jinsi farasi walikuwa pengine wanaenda mashindano, wanaenda na wafalme. Ambapo nilipata hadithi moja tamu sana ambayo ilikua inaelezea farasi aliyekuwa farasi kipenzi wa mfalme mmoja. Na ule mfalme alikuwa na farasi wengi lakini alikuwa na farasi yule wa kipekee ambaye alikuwa anampeleka vitani. Na yule farasi alifanyiwa zoezi mpaka angenusa kutoka kwa mbali kama pengine wanaa vita wamekaribia ama wamekuja na silaha. Yule farasi alikuwa na uwezo kwa kutabiri vitu ambavyo vitatukia kule mbeleni. Na nilivyokuwa nikifuatilia ile hadithi, niliona yule farasi alisaidia yule mfalme katika kuepuka mambo mengi sana. Sasa mfalme alikuwa akitaka kuenda mahali kukote kule alikuwa anaitiwa yule farasi wake alafu. Anampiga nyuma pengine baada ya kumpiga ndiposa aweze kushuka chini ampande lakini farasi anakataa. Farasi akizungusha mkia mara mingi anamanisha kuna athari kule mbeleni. Alafu sasa alipo alipoonesha ile ishara ya hatari mbeleni, mfalme anasema sasa muende mfiche yule farasi kwa sababu ni kama kuna farasi kuna shida ambayo inakuja mbeleni kutukumba. Sasa anaita gwaride ya lazima ya maaskari wake wana-vita ambapo anaanza kuwapee mwelekezo. Anasema sasa mshike doria kwa sababu ni kama dakika chache zijazo maadui zetu wanakuja kutu vamia ama wamepanga maangamizi kutuangamiza. Sasa yule farasi kuna sauti ambayo alikuwa anatoa nikisoma ile hadithi ambayo ilikuwa inaashiria pengine wamefikia karibu sana ama wamejianda karibu waanze vita. Sasa alikuwa akiitoa ile sauti moja kali ambayo alikuwa anaipigia, mfalme anasema sasa mjiandae, mjitoze kwenye ulingo kwa sababu vita ni kama vimeanza. Hapo kidogo tu utasikia mapanga, mishale zinaanza kulia, wana-vita wameshafika. Yule farasi alikuwa ni muhimu sana katika ufalme wa huyo mfalme. Hapo ndipo nilijua hadithi fupi fupi zilikua zinatusaidia kutuonyesha hata vitu hivi vya sasa vya kisasa kwa sababu siku hizi unaona watoto wengi wamekua watundu hawataki kusoma vile vitabu vya hadithi. Na mimi ukweli vitabu vya hadithi vimenisaidia kujua mambo mengi ambayo yalikua yanafanyika kule jadi. Na hata nikiitofautisha na sasa hivi vile nikilinganisha na vile tunaishi sasa hivi mambo mengi yamebadilika sana ambapo hata wanyama wangetumika katika kutuhatarisha kwa vitu mbali mbali kuliko vile siku hizi wanyama wanatumika tu kama nyama na hata pengine kutoa pengine maziwa. Hawatumiwi kufanya shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika kule nyuma ambapo farasi walikuwa na uwezo wa.

Mimi huwa na kipenzi sana na teknolojia ya saudi kwa sababu mara mingi nimekuwa niki pengine utubia umati mkubwa wa watu na lazima nikiutubia umati mkubwa wa watu nikuwe na kipasa sauti ambacho kinanisaidia pengine kupasa sauti yangu ifikie kila mtu. Na siyewezi sema mimi sipendi teknolojia ya sauti kwa sababu mimi ndiye muraibu wa teknolojia ya sauti kwa sababu mara mingi, mara pengine nikienda kule kazi kama nikona utubia, gwaride, zima la wafanya kazi ambao wamekusanyika, pembeni, hua nahakikisha natumia kipasa sauti, ndiposa, hata ule mfanya kazi ambao ako kule nyuma kabisa, anasikia maneno kwa usahihi. Kwa sababu pengine asiposikia maneno ama sauti yangu kwa walisia wake huenda mambo yakaharibika ama kayafanya kinyume na sheria ama vitu ambayo yaliku anaelekezwa afanye. Na sauti imetusaidia sana katika hii teknolojia kwa sababu mara mingi unakuta pale nyuma ambapo watu walikuwa wakitaka kuongea inakuwa ni vigumu kwao mbaka wangeongelesha pengine vikundi vidogo vidogo ndiposa pengine waeze kupasha habari mzuri. Lakini sasa hivi vile wanasayanzi, wamekaa chini, wakavumbua teknolojia na kuhimarisha Baka imekuwa imara, unaeza ongea na mtu ambaye ako mbali kupitia hata simu ya rununu unaeza pengine muona mtu moja kwa moja kupitia simu ambapo mnaongea. Na anaeka video yake, wewe pia unaeka video yako mnapatana kuasiliana nusu, shwari ambapo karibu kidogo mnawasiliana na muona yeye moja kwa moja tutamshukua ugaibuni marekani ama uingereza uko na uwezo wa kumuona na kuona chochote mbacho kinaendelea kule. Sasa hivi nasema teknolojia ya sauti imenisaidia sana pakubwa. Ambapo siwezi kutumia pengine nguvu mingi ninapokuwa nautubia pengine umatu wa watu ama ninapo pewa nafasi ya kuongelesha watu wengi. Inakuwa ni rahisi sana kuongelesha watu wengi, ukitumia sauti kuliko, kutumia sauti yako. Sauti yako huenda, hawezi fikia watu wengi, lakini ukitumia kile kipasa sauti, utakuwa na uwezo wa kuutubia watu wengi na hata utakuwa na uwezo wa kuhakikisha unaelimisha watu na watu wanakuelewa vizuri sana. Na nasema haya teknolojia ya sauti hata inanisaidia ofisini kwangu ambapo natumia pengine zile mitambo ambazo zinanisaidia naeza kaa ofisini nanikikaa ofisini naunganisha tu zile mitambo, na naongea na watu ambao wanafanya kazi pembeni kote kwa kambuni. Kwa sababu kambuni yetu ikona pengine sehemu tofauti tofauti za kazi, sasa nikiunganisha ile mitambo, watu wanajua kuna sauti fulani tu. Nafinya hapo ikilia. Alafu inaleta watu pamoja, wanakaa sehemu sehemu. Kama ni kitengo tofauti tofauti watu wanavyo shughli ambazo walikuwa wanafanya na wanaanza kusikiza hiyo sehemu wakiendelea pengine na kufanya shughuli zingine kama pengine walikuwa wamemalizia pengine kuweka alama kwa mzigo, wanarudi wanasikia hiyo sauti inatakikana wafanye shughuli tofauti. Sasa wakisikia tu mimi nikizidi kuongea hao wanaendelea kufanya kazi wakisikiza sauti ambazo pengine ujumbe ambao nataka kuzungumuza pamoja nao nikiwa ofisini mwangu. Pia teknolojia sauti imetusaidia pakubwa kuzungumuza na pengine watu ambao hawana uwezo wa kuzungumuza sauti nzuri pengine sauti yao ni ndogo sana sasa ukimpea zile vipasa sauti kwake inakuwa rahisi sana kwa sababu watu watakuwa wanamsikia na watakua wanamuelewa kuliko vile angekuwa anazungumzia kwa chini sana, na nasema teknolojia ya kipasa sauti imetusaidia katika kutatua mambo mengi ya kiofisi kando na kiofisi kikazini kando na kikazini hata wakati ambapo pengine tunaenda kule inje kwa ajili ya kuuza bidhaa zetu kwa umati na kuhakikisha watu wanavijua, huwa tunatumia vipasa sauti, ambapo tunatembea kwote kwote, tukitangazia watu, na watu kutoka mbali wanaskia, na hata wanakuja siku ya kununua vile vitu kwa soko, na hata wengine wanakujia kwa kambuni. Ambapo imeturahisishia kazi ikikuwa moja wapo ya vipasa sauti ambazo.

Nimekua nikifuatilia historia tufauti tofauti kwenye vitabu, hata kwenye makavani ambapo nilikuwa nafuatilia historia ya jinsi Afrika. Ilikuwa Afrika na jinsi iligawanyishwa na wakoloni ambao walikuja wakitafuta madini na wakitafuta pengine vitu tafauti tofauti vya dhamana ambapo iliwabidi watumie mipaka, kuchora mipaka ndiposa waweze, waweze wa Afrika ndiposa waweze kuyabeba yale madini. Na historia kwangu ni kipenzi sana kwa sababu huwa nafuatilia historia kwa karibu sana. Mimi mwenyewe nikiwa mwanahistoria, nimefuatilia historia tofauti tafauti ambapo nimeweza kujua vitu hata huwa nashangaa sana kama ningeweza kujua kule mbeleni. Na kumbuka nimekua nikisoma kitabu moja ambacho kilikuwa kinaitwa Historia ya Afrika Nzima. Ambapo Afrika yenyewe haikukua inaitwa Afrika ila wazungu walikuja, wakoloni ambao walikuwa wanakuja kutafuta pengine vitu vya dhamana kutoka Afrika. Kwa sababu Afrika siku za zamani kulingana na ile historia ilikuwa ni nji ambayo ilikuwa imebeba utajiri ambao unaeza lisha dunia kwa miaka milioni moja kulingana na vile ilivyo kuwa. Ilikuwa na mito mizuri sana ambayo hijawai chafuliwa na kemikali yoyote ama viwanda vyovyote. Na ilikuwa iko na uwezo wakulisha dunia nzima kwa samaki kwa muda wa miaka milioni mbili. Lakini sasa vile wakoloni walikuja wakaanza kujenga viwanda tafauti tafauti. Na vile walijenga viwanda wakaanza kuwa ua wale samaki kwa sababu yale maji chafu. Na kemikali zilizo kuwa zinatoka kwa viwanda zilikuwa zina elekezwa zinaingia kwa bahari, barahindi. Na hata mito mikubwa mikubwa ambayo ilikuwa inatowa samaki kwa wingi. Ilikuwa na soma jinsi Afrika ilikuwa ni Afrika moja na ilikuwa inaongozwa na wafalme. Na wafalme walikuwa katika sehemu tofauti tofauti lakini yote ilikuwa ni Afrika. Sasa kulikuwa tu na kata ambazo zilikuwa zimetenganishwa ambazo zilikuwa zinaitwa Afrika na kina wafalme tofauti tafauti. Sasa kitambo ilikuwa wafalme wakitaka vyakula, wanatumia pengine, wananchi, wananchi walikuwa wanalima vyakula na Afrika yenyewe ilikuwa na utajiri wa vyakula vya kiasili kwa sababu watu wangeenda mwituni, mwituni kulikuwa na asali ambayo haipungui. Kwa sababu historia yenyewe inasema asali ilikuwa Afrika, ambayo inatosha kulisha Afrika kwa zaidi ya miaka milioni kumi. Na ile asali ilikuwa watu hawakuli chakula kingine, bali walikuwa wanakula matunda ya mwituni, wakikula matunda kuna aina ya mti ambayo walikuwa wanachimbua, kule chini, ilikuwa ni miti ambazo zilikuwa zimezaa chakula, chakula ambayo likuwa na uwezo ya kukaa miaka na miaka. Sasa wakitaka kukula wanaenda tu chini ya mizizi, wanachimba, wanatoa zile vyakula ambavyo vilikuwa chini, ambavyo vilikuwa vinaishi tu chini ya haviharibiwi na mtu yoyote, alafu wanaenda wanachukua asali, wanatumia ile asali ya kukula na matunda ya mwituni. Ambapo walikuwa na uwezo wakuishi miaka mingi sana bila magonjwa kwa sababu vyakula vyenye walikuwa wana kula yenyewe ilikuwa ni dawa ya mwili na ilikuwa inasafisha mwili. Na kumbuka Afrika haikukuwa na mipaka ambapo, watu walikua pengine wanatoka Afrika mashariki, wanaenda Afrika kusini, na wanaenda Afrika kaskazini, na wanaenda Afrika pengine magharibi kwa kutumia farasi, kwa kutumia punda, na wanafika kule pengine wanaenda kupelekea mfalme dhahabu kwa subabu kulikua na madini mengi Afrika. Walikuwa wanabeba zile dhahabu, wanapelekea pengine mfalme. Na mfalme naye anawabariki, wakirudi, mazao yao kwa shamba yanaongezeka. Na kwa shamba hawako anangangana kulima bali walikuwa wanahukua tu mbegu alafu mtu anenda kusimama kwa mlima. Na anazimwaga zinatapakaa ambapo mbegu zenyewe zilikuwa zinamea. Na mavuno yenyewe inakua mengi kwa shamba pengine. Kwa kutokutumia mashine kulima ila walikua na tapakaa tu zile mbegu wanazimwaga ovyo ovyo na zenyewe zinatoa pengine vyakula. Nikianza kusema historia ya Afrika niko na mambo mengi sana ya kuyaongelia kwa sababu mimi mwenye nimekua mwana historia na nikona vitu vingi vya kuongelea kuhusu Afrika na naeza kusema leo mpaka kesho.

Nimepata mawafanikio mengi sana kazini. Na sasa hivi tunavyoongea mimi nimepandishwa ngazi namepewa cheo cha kusimamia wengine shughuli zote za kambuni yetu. Ambazo zinaendelea kutoka kwa sector tofauti tofauti ambapo wamenieka kama program manager ambaye naenda kusimamia kila kitu cha kampuni yetu. Na kwa kweli nimekua nikipata mafanikio mara kwa mara kwa sababu nilianzie chini, nikipandishwa ngazi, nikapandishwa na walikuwa wameninitunuku hiyo kwa kufuatia utenda kazi wangu. Kwa sababu nilikuwa mwaminifu sana kuhakikisha kila kitu cha kampuni ambacho nakifanya naeka orodha, naeka pengine zile rekodi zangu mzuri sana ambazo zilikuwa zinapendeza mkurugenzi mkuu wetu wa kampuni yetu. Na kila mara nilikuwa nikiona shida mahali popote. Natatua mimi mwenyewe ama napeana suluhu ya hiyo shida naenda naongea na mkurugenzi wetu. Naona kuna shida fulani na imetokia mahali fulani na haijakua kubwa lakini ikikuwa kubwa itagharimu sana kampuni yetu. Hata inaeza pelekea kampuni yetu kufungwa ama hata pengine kupoteza wafanya kazi wetu. Sasa nilikuwa nikienda nikiongea na mkurugenzi mkuu. Hata alikuwa akiniona mara mingi kazi yangu ilikuwa shwari kabisa kwa sababu chini ya lisali mbili nilikuwa kila siku namaliza kama lisali mbili, tatu, nimemalizia kazi ya siku nzima. Sasa alikuwa ananiuliza, ni vipi wewe huwa unapangilia kazi yako mpaka unamaliza kazi yako kwa wakati ambao pengine wamekupea na kampuni. Nilikuwa namwambia niko na ujuzi mchache na nilikuwa nasoma kila siku ampapo nilikuwa naweza kuona jinsi naeza pengine katakata muda alafu nikaeke hizo shughuli zote kwa hiyo muda mchache ambao nimekatakata na nikamaliza kazi. Hapo ndipo nilipata mafanikio makubwa sana kwa sababu kitu cha kwanza mkurugenzi mkubwa alieka aliniamini na moyo wake wote na hata akakuwa akiwasiliana na mimi mara kwa mara ni vipi tutaendesha hii kampuni. Sasa nilikuwa mshauri wake mkubwa kitu cha pili ambacho kilinipendeza zaidi ni wakati mkurugenzi mkubwa alinieka kuwa mshauri wa maswala yote ya kampuni. Na ushauri wote ambao nilikuwa natoa, ulikuwa unazaa matunda kwa kiasi kikubwa sana. Na hapo ndipo nilianza kupanda ngazi ya hatua moja hadi nyingine. Na ilifikia mahali ambapo pengine ningeenda likizo kidogo, mambo yangeharibika kwa kampuni, wangeniita hata wanipe fedha za ziada na wanifanye nishughulikie mambo pengine ambayo yameharibika kazini. Na hapo ndipo mkurugenzi mkuu hata mara mingi alikuwakitoka akienda nje ya nchi kwa ajili ya shughuli za kampuni alikuwa ananiachia kampuni na kuwa kama mkurugenzi mkuu na kulikuwa na viongozo wakubwa kwangu. Hapo ndipo alinidhamini kwa sababu alikuwa akiniachia hiyo kazi ya kuendesha, nilikuwa naendesha vizuri, mambo yanafanikiwa hata kuliko vile yeye, alivyokuwa hapo akifanya ile ukurugenzi. Mpaka akafika mahali, hapo unaonaji, unataka nikuachie ukurugenzi mkubwa, nikamwambia apana sasa wewe ndio mwenye mampuni itakuwaje? Alikuwa anapenda kunitania sana. Hapo ndipo nilijua uwaminifu na kuwa mtu ambaye unajituma mwenye bidii kazini huwa inasaidia sana. Sasa bidii yangu ilinipea mafanikio makubwa sana kwa sababu nilipata ngazi kwa haraka sana. Kwa sababu nilikuwa nakaa miezi mitatu naona amenipea ngazi nakaa miezi mingine miwili naona amenipea ngazi. Wakati mwingine nikaa wiki moja ameshaniweka nikawa mkubwa ambaye nasimamia wafanyakazi wote. Kufanya kazi kwa bidii bila kuangalia mtu mwingine kukuwa mtu wa kujituma, kukuwa mtu wa kusema ukweli na kukuwa mtu wa mawasiliano mazuri kwenye kampuni huwa inasaidia pakubwa sana kwa utendakazi wako. Na hayo yote yalinipea mafanikio kwa sababu kufanikiwa kwangu ilikuwa ni kutokana na uaminifu utenda kazi na kukua na mtu wa nidhamu ya hali ya juu na kufanya kazi yangu kwa moyo wote. Nilikuwa nafanya kazi kwa kijituma kwa moyo wote kwa sababu nilijua hapa nimekuja kubadisha maisha yangu na nimekuja kuhakikisha kitu chochote ambacho nafanya kinajiuza chenyewe bila kuambia mtu. Na hapo ndipo nilijua utenda kazi haihitaji pengine vile watu wa wanasema eti kujuana na.

Mimi huwa napenda kukula chakula chepesi jioni. Kwa sababu mchana na asubui huwa nakula chakula kizito, sasa ikifika wakati wa jioni uwa napenda kukula chakula chenye ni chepesi kwa sababu ya pengine wakati nienda kulala, yapaswa nitumie, nguvu mingi, nikilala. Sasa wakati nakula chakula kizito, wakati mwingi uwa kinanisumbu hata uzingizi nakosa. Kwa sababu ndakua natoka toka, pengine nenda haja na si vizuri sana wakati wa usiku. Sasa jioni ua napenda kula chakula chepesi ambacho wakina nisaidia ni kilala. Na lala tu mara moja bila kwamuka muka, pengine kuenda haja ama kwamuka kwa uzingizi. Kwa sababu tumbo inanilemea ama inakua ni vigumu kwangu kulala. Kwa sababu nimetumia chakula ambacho kinanizidi wakati ya jioni. Na wakati ya jioni uwa napenda kula chakula chepesi kama vile ningekula pengine ndizi, kidogo, alafu nikunye na chai na nikule na njugu. Ambayo ni raisi sana ni chakula chepesi nikila ata kwangu ainisumbui sana. Na hapo nyuma sikuwa nimegundua kwa sababu nilikuwa maramingi namuka usiku wa manane natoka naenda aja alafu pengine usingizi napotea kwa sababu pengine nimekula chakula kingi ambacho pengine kimenizidi ata ule usingizi. Lakini nilivyo gundua kukula chakula ambacho si kizito sana chakula chepesi ili nisaidia pakubwa sana kwa sababu niligundua mara ya kwanza ni kinywa chai na ni kakula na chakula chepesi kama hile mchele na nikakula na nyama kidogo. Iyo siku nilala mzuri sana bila kwamuka kwamuka. Usiku ati neenda haja ama nimeshindua kulala. Na tangia nigundue kukula chakula chepesi. Kama vile ndizi na chai, alafu na njugu ilinisaidia pakubwa sana kupunguza vitu vingi ambazo vilikuwa vinanisonga wakati nilikuwa nakula pengine vyakula kama vile ugali, nakula ugali na nakula pengine na nyama na naongeza na vyakula vingine ambavo nilikuwa inanisumbua sana kulala usiku. Alafu nikagundua kando na hile kukula dizi na njugu na chai. Nilianza wakati ninakula ugali usiku nakikisha nimekula ugali kidogo sana ambako nilikuwa nakikisha ugali ambaye nimekula si mingi bali nakula kidogo zaidi na nakula pengine na maziwa na mboga ambapo ilinisaidia nilipo kuwa nakula ugali mwingi usiku ilikuwa inanisumbua sana lakini nilipoanza kukula ugali kidogo na mboga mingi alafu na maziwa niliona usiku wangu likua mororo na mwanana sana. Kwa sababu nilikuwa nasitukia tu nime lala asubui imefika. Atasijui vile imefika alafu usiku nilikuwa na ndoto safi. Sasa mimi nami inaimiza kila mtu ata wanaimiza marafiki zangu. Si vizuri wakati wa jioni kukula chakula pengine ambacho ni kizito sana ambacho kita kushinda ama kita kusumbua wakati unalala, usingizi, unaisha. Ama unatoka toka, ukienda, msalani kwa ajili ya kujisaidia. Mwanenda haja kwa hajili ya kukula chakula kizito. Na niligundua ya kuwa kukula chakula chepesi inasaidia ata mtu anakuwa mchangamufu. Kwa sababu unako lala akili inatulia mawazo yanatulia Aru ukiamuka unamuka na wazo ambalo ni safi kabisa ukifanya kazi kwako inakua ni kama kukunyo maji tu. Kwa sababu ukona uwepesi wa kufanya kazi. Na kukula chakula pia kiepesi wakati wa jioni ilinisaidia katika pengine kupunguza uzani mukubwa. Ata kwamuka nilikuwa namuka kwa upesi nafanya kazi yangu kwa haraka. Kwa sababu si kukua na mwili mzito ambao umejengwa na vyakula vingi. Bali nilikuwa na mwili mwepesi ambao uko na nguvu na ambao umejengwa na chakula ambacho kina zingatia madini yote na lishe nzuri. Na hapo ndipo niligundua chakula si chakula tu ila chakula ni chakula gani ambacho na ukula ni kizuri kwa ajili ya hafia ya mwili yako. Na si kwa ajili ya hafia ya mwili yako tu kwa ajili ya kukufanya uwe na pengine uwe pesi wa kufanya kazi. Sasa mimi nawaimiza marafiki zangu si lazima ukule chakula kizito ila wakati wa jioni kula chakula ambacho ni kiepesi ambayo itakusaidia.

Familia ni kipengele na ni kitu muhimu sana ambacho huwa nazingatia kama mojawapo ya maswala ya karibu sana ambayo huwa nashugulikia. Na familia kwa hakika ni kitu ambacho huwa kinaleta watu wote kwa pamoja, pengine watu wanaishi mbali mbali wanaishi nje ya nje na pengine wengine wanafanya shuguli mbali mbali ambazo zinawabana na kupata muda kukutana inakua vigumu. Sasa mimi huwa napenda kutumia muda mwingi wakati tunapokutana na familia kwa ajili ya kujadili mambo ambayo pengine yanatuhusu kama wanafamilia, ni nini yapaswa tufanye, ni nini yapaswa pengine tukae pamoja tushirikiane, ndiposa tuweze kupata mafanikio katika shuguli zetu ambazo tunafanya. Na huwezi sema hakuna kitu ambacho utafanya pengine ufanikwe peke yako kutoka kwa familia ila ni lazima mukae chini muweke mikakati kwa pamoja. Mjue ni lipi mtalifanya na ni lipi ya mutafanya na ni ipi ambayo utarekebisha pengine mmekuwa mkifanya. Ndiposa msiweze kuendelea maishani mwenyu, ndiposa muweze kurekebisha na mkae kwa pamoja. Muweze kuafikia kitu ambacho kitawasaidia maishani mwenu. Na muda ambayo pengine nimekuwa niki hutumia na familia yangu nakumuka kuna wakati ambapo tumekutana hivi majuzi tulikuwa tunazunguzia suala ya vipi tutaendeleza agenda ambazo tulikuwa tumezieka chini na hatukuwa tumeshugulikia. Sasa tukasema huu mwaka mpya ni lazima uwe ni mwaka wa mabadiliko na ni lazima tutimize kila agenda ambayo tulikuwa tumekubaliana. Na kwa kutimiza yale malengo yetu itatusaidia pakubwa katika pengine kuafikia vitu ambayo tulikuwa navyo kama maono yetu. Na kwa hakika muda huo ulikuwa ni mzuri sana, hapo ndipo nilijua kutumia muda mzuri na familia huwa inasaidia sana katika kujipanga katika kufanikisha familia kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Kama hivi majuzi tulikuwa tunapangilia jinsi pengine kila mmoja wetu atapata kazi nzuri na kwa hakika tumeanza kufanikisha hilo jambo kwa sababu wengine wameshaanza kupata na hiyo ndiyo ilikuwa baadhi ya agenda zetu ambazo tulikuwa tumeweka chini. Halafu wakati mwingine tulikuwa tunapangilia jinsi tutakuwa tunafanya ukulima wa pamoja kando na ukulima ambayo tunafanya sisi lakini tufanye ukulima wa pamoja ambayo tutakuwa tunaeka hizo fedha kwa pamoja na tuanze zile mipango ambayo tulikuwa tumeeka kujenga pengine ile ploti ya shamba ambayo tuko nayo tuanze kuijenga ghorofa. Na kwa hakika niliona watu wakachangia na ule muda ulitusaidia sana kwa sababu watu walichangia wakatoa maoni na yale maoni ambayo yalitolewa kwa hakika yameanza kufanya kazi kwa sababu hakuna njia nyingine ya kuendelea kama familia kama hamjaafikia kitu ambacho kitawasukuma mbele kama watu ambao mko na nia moja, lengo moja na mko na maono moja na kusudi moja kuhakikisha tunapoteza pengine umasikini. Ama kitu chochota ambacho kinaturudisha nyuma kama wanafamilia. Na kwa hakika hayo yote yamezaa matunda. Kwa sababu kila kitu ambacho tulinena. Kwa pamoja tunaanza kuzingatia. Na kwa kuzingatia huko ndiko kunaenda kutusaidia katika kuafikia malengo yetu ya siku za usoni. Pia nilikuwa naona kuweka muda na familia. Si kitu tu ambacho pengine watu wanadhania ni kutaniana kufanya pengine michezo ya mzaha. Tulikuwa tunasherekea tarehe moja kwa sababu ni desturi yetu kusherekea hiyo tarehe kwa kukutana kama familia. Zote ambazo ziko mbalimbadi, huenda zinafanya makazi, sehemu tofauti tofauti hata wengine wako nje nje hapo ndipo tulijadiliana tukasema huu ni mwaka mpya mwaka wa mabadiliko mwaka wa maendeleo na mwaka ya kuhakikisha vitu vyote ambavyo tulinena vinafanyika na kama havitamalizika lazima viwe viko tayari kuelekea kumalizika na nimeona na ile muda ambayo imesalia tunaitumia vizuri sana na niko na hakika yale yote ambayo tulinena yanaenda kutimia na tunaenda kuafikia yamalizika.

Marafiki zangu wengi ni wafanyakazi wengine ni wanabiashara ambao wanafanya biashara tofauti tofauti. Sasa wakiwa ni washauri wangu wakubwa ambao huwa tunakaa nao. Mara mingi huwa tunakutana kwa vikao ama mahali pa kujinafasi ambapo huwa tu na pangilia vitu tofauti tofauti. Kama anakumuka ile wiki ambalo liliisha tulikutana pamoja, tukapangilia jinsi, tutaenda kuzuru mbuga la wanyama moja kubwa huku nchini Kenya. Na tukakubaliana ambapo alikuwa anaeka mikakati ya jinsi, tutakuwa tukisafiri. Ata kulikuwa na wengine watatu wanabiashara ambao walisema wanaenda kugharamikia kila kitu kwa sababu msimu wao umekua mzuri wakati wa biashara. Ambapo wako tayari kulipia kila kitu ambacho tunaenda pengine kufanya kule kwa lile mbuga la wanyama la masaai mara. Kila kitu walisema hao ndio watagharamikia. Na imekua ni marafiki ambao ni moja wapo ya watu wa kipekee sana ambapo tukikutana pamoja kama vile tunapanga kuenda kwa lile mbuga la wanyama masaai mara. Walikuwa wasema ni lazima tuweke mikakati chini. Hata sisi kama wafanyakazi ambao tunafanyia watu wengine kazi. Tuwaone jinsi kila mwoja wetu atainuka kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Sasa tukikutana na marafiki zangu huwa tunawashauriana mmoja kwa mwingine. Tunatakia mmoja na mwingine maisha mazuri. Na akue ni mtu ambaye pengine amejisimamia kwa kila kitu. Hapo ndipo niliona umuhimu wa urafiki. Na urafiki si urafiki tu bali urafiki ni kukutana na mtu mwenye anaeza kusaidia kwa mawazo. Kwa pengine vile utaona vitu. Kwa mwonekano tofauti na vile utafanya vitu. Vyako viweze kunawiri na uendelee pakubwa. Sasa tulipo kutana na yule rafiki wangu ambaye ni wajadi sana ambaye alinielekeza na akanionyesha jinsi ya kuwa na marafiki. Ndiposa nikawa na marafiki wengi ambao nikonao sasa hivi. Sasa kuna wale marafiki wangu wanabiashara ambao walikuwa, wanataka sisi nasi tufungue biashara na tuajiri watu hata kama tunafanya kazi, zingine za kuajiriwa ambapo walikuwa wanatuonyesha ni vipi ambavyo tunaeza fanya biashara zetu zikuwe bora na zikuwe ni moja wapo ya biashara ambayo inavutia watu wengi hapo ndipo nilijua urafiki ni kitu cha muhimu sana na tunapo kutana kila mara huwa tunatokea na ama tunavumbua kitu kipya ambapo huwa kinatusaidia sisi kiujumla kwa sababu niliona naye moja wapo ya marafiki zetu alikuwa amevumbua programu fulani ambayo alikuwa anafanya pengine ya kuwasaidia watoto ambao hawajiezi na mayatima ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana. Sasa alituingiza kwa ile programu na akatupea kioo tofauti tofauti ambapo tulikuwa tunashirikiana. Katika kukusanya yale ambayo yanahitajika. Kuwasaidia wale watoto kama vile vyakula, nguo na hata kuwasaidia pengine na karo ya shule ambapo niliona alikuwa amenawiri sana na akatuingiza sisi sasa sisi tuka ingia tulikuwa na ujuzi wa kuandika pengine kuandika zile reporti nzuri na kuandika pengine ile barua za kuomba misaada na tukaziandika vizuri sana, tukamupa yeye alikuwa na marafiki wengi walikuwa ambao, walikuwa wanasimama pamoja naye walikuwa wanamsaidia katika kwa upande wa fedha na hata kuhakikisha ana shugilikia wale yatima na watota ambao hawajiezi kwa haraka sana ambapo sisi tukiwa na ujuzi wa masomo tulimsaidia kuandika vitu vingi na vikakuwa vya manufaa sana ambavyo vilifanikiwa kwa kuwaleta wa fadhili wengi ambao walijiunga na sisi na kuanzia hapo tuliunda kampuni moja kubwa sana ambayo iliwaajiri hata wale mayatima na watoto ambao hawajiezi na hata ikawasomesha na wakawa na ujuzi tofauti tofauti wakaanza kuja kufanya kazi kwa ile kampuni. Hapo ndipo niligundua ya kuwa nikiwa na marafiki na ukuwe na marafiki wazuri ambao wanakuelekeza kufanya vitu ambavyo vinastahili hapo bila shaka mtafanikiwa kwa shuguli zenyu ambazo mnafanya zozote kokote ambako mliko kwa sababu urafiki si urafiki tu bali urafiki ni kufaana na kuhakikisha mnafanya kitu ambacho kinawasa.

Mara mingi mimi nikiwa msimamizi wa wafanyakazi wengine huwa nakutana na mambo mengi sana. Huenda ukutane na mtu amekosea na pengine si kupenda kwake alifanya kwa kutokujua ama huenda ni mgeni kwa kampuni hiyo ama haelewi kufanya vitu vyema zaidi. Sasa mimi nikiwa msimamizi wao huwa nawaita mtu ambaye amefanya kosa huwa simgombezi ama kumgombanisha ila huwa namwita. Tunazungumza namuuliza ilitokea vipi ndiposa pengine ukafanya lilo kosa ambalo umelifanya huwa nasuluhisha kwa hekima na busara kubwa sana. Kwa sababu unaeza dhania mtu alifanya kosa kwa kutakia ama alifanya kosa kimakusudi kumbe alifanya kosa kwa bahati mbaya. Sasa huwa nachukua kosa kama tu mojawapo ya kitu chochote ambacho kingefanyika kwa kampuni nahitaji pengine msaada wangu wa kusuluhisha. Sasa mimi huwa nasuluhisha kosa kulingana na pengine sekta ya kazi. Kama ulifanya kazi vibaya ama pengine uliharibu mashini. Ama pengine uliacha pengine vitu vya kampuni vikaharibika huwa nakuita, tunakaa chini, tunazungumza. Nakwambia kulingana na sheria za kazi ama kampuni yetu hii haistahili. Na pengine nimekupea onyo ama usirudie. Tena kama ulifanya kwa bahati mbaya ukuwe makini wakati mwingine usirudie hilo kosa. Na kushughulikia makosa kwa kampuni si kitu rahisi sana. Kwa sababu kuna sheria kali sana ambazo zimeekwa, mtu akifanya kosa, pengine anafutwa kazi, kampuni inasema afutwe kazi na aende nyumbani. Lakini mimi huwa naichukulia na mwonekano tofauti ambapo mtu akifanya kosa, huwa namwita, tunakaa chini, tunazungumza, pengine alikua amelemewa ama hana ufahamu. Tunakaa chini, ananielezea, baada ya kunielezea mara mingi, huwa nawasamehe. Na nawaambia usirudie kosa, kufanya kosa mara ya kwanza si kosa ila kulirudia lile kosa ambalo nilifanya, ndio makosa makubwa. Sasa mimi nikiwa msimamizi wao, huwa nawasaidia kwa vitu vingi sana. Na nimekumbana na mambo mengi ala mawasiliano kwa wafanyakazi moja na mwingine huwa inakua magumu mpaka unakuta wengine, pengine, wanatumia matusi ama mwingine anakejeli mwenzake ambapo wanawaita nawaambia mojawapo ya sheria zetu katika kampuni hii. Ni kila mmoja kuheshimu mwingine na kuhakikisha kila mmoja anazingatia sheria za kampuni jinsi zilivyo. Na huyo ananisaidia pakubwa sana kwa sababu mara mingi nikikumbana na shida kama za makosa tofauti tofauti huwa naitisha kikao cha dharura ambapo wanaongea na viongozi ambao wanasimamia sekta tofauti tofauti ya kikazi na wafanyakazi tofauti tofauti tunaongeleshana. Na kila mwisho wa wiki huwa tunakuwa na mkutano ya kuhakikisha kama mtu alikuwa pengine amekosea mwenzake, ama amemwongelesha vibaya, ama amemkejeli, ama amemuonea wivu. Inakua ni siku ya kurekebisha yale makosa na kuombana msamaha. Kwa sababu mojawapo ya utaratibu wa kampuni na nidhamu ya kampuni ni kila mmoja aheshimu mwingine na kila mtu afanye kazi ambayo ilimleta pale kwa kampuni kufanya bila kuongelesha mwingine vibaya bila kuona makosa ya mwingine na makosa ikipatikana iletwe kwa ngazi za juu wajue vile wanatatua zile shida. Sasa ile sheria ambayo tumeeka na utaratibu wa kampuni na nidhamu huwa inanisaidia sana kushughulikia makosa tofauti tofauti. Na niligundua ni makosa machache huwa yanafanya na kampuni. Pengine wale watu ambao pengine wamebadilishwa sehemu ambazo wanafanya kazi ama ni wageni. Kwa sababu ya jinsi ya kutakua yale makosa kwa njia ya hekima na utaratibu. Na hapo imetusaidia sana katika ukuwaji wa kampuni yetu kwa kiwango na kiasi kikubwa sana ambapo unapata watu wanelewa nidhamu, sheria na wanaelewa utaratibu wa kampuni na inatupea wakati rahisi sana kwa kufanya kazi zetu ziwe kazi za manufaa Na kushugulikia kosa ni moja wapo ya vitu ambavyo nimeshinda na ni rahisi.

Kwenda hospitali kwangu huwa inategemea kwa sababu mime chukua muda mrefu sana bila mimi kwenda wa hospitalini. Na si kwa sababu tu huwa sigonjeki, ni kwa sababu ya pengine lishe ambayo huwanatumia ama kuzingatia mazoezi ya mwili wangu. Mimi huwa ni mtu ambaye anafanya bidii sana kuhakikisha na piga zoezi karibu kila siku diposa si wezi kupata magonjwa na huwa natumia lishe bora. Lishe ambayo ikona viakula vyote ambayo vina hitajika katika mwili kahakikisha vina pigana na magonjwa. Maramingi mimi huwanatumia mboga kwa wingi ambayo huwa inapigana inafanya mwili wangu unapigana, maaskari wa mwili wangu wanapigana vita ya magonjwa. Na magonjwa pengine kama pengine kichwa kuuma ama kusikia maumivu madogo madogo. Maramingi huwana kunywa maji kwa wingi. Na nikifanya zoezi nastukia hayo yote ya mepotea yenyewe. Na kufanya kwangu pengine zoezi kumenisaidia pakubwa sana. Kwa sababu hapo nyuma nakumbuka mwaka ulio pita. Nilikuwa naenda hospitali mara kwa mara huenda pengine tumbo inaniuma, huenda kichwa kina niuma. Ama nasikia maumivu mengine kama malaria, lakini nilipo anze kuzingatia zoezi la mara kwa mara. Kila asubihi nikiamka, napiga zoezi, nafanya kazi, nadumisha usafi. Kudumisha usafi kwangu kumenisaidia kupunguza vitu vingi sana kama magonjwa. Kwa sababu watu wengine huwa wanagonjeka maramingi. Kwa sababu hawadumishi usafi ama anaka mchafu, anaka kwa mazingira chafu, mazingira ambayo yako na maji taka, yako na maji ambayo yamesimama. Na mara mingi huwa yanavutia umbu na wale umbu waneenda wanauma watu pengine wako na magonjwa kama ya malaria na wana zambaza ule ugonjwa unashika karibu kila mtu. Kwangu mimi huwa nahakikisha nadumisha usafi, nagarisha mazingira, nahakikisha pengine, mazingira yangu ayana maji saidia pakubwa sana kupiga zoezi maramingi huwa kunafanya watu wengi wanagonjeka magonjwa tofauti tofauti kwa sababu mtu ni mudaifu, mtu ako na uzani mkubwa, mtu hatembei, mtu hafanyi shughuli yoyote ya kuhakikisha mwili wake unakuwa mwepesi. Apo lazima apatane na magonjwa na kwenda hospitali kwake. Inakua jambo la kawaida kwa sababu hazingati ile usafi na hazingati zoezi la mwili. Lakini kwangu inakuwa vigumu kwa sababu mazoezi kwangu ni jambo la kawaida sana ata kuhakikisha nafanya kazi yangu kwa wakati kwa kikisha. Na kula chakula kizuri ambacho kinanipa hafia ya mwili mwili wangu unakuwa mzuri na kwa kweli kwenda hospitali kwangu ina kuwa vingumu kama vile nasema leo hospitali na kumbuka nilienda mwaka ulio pita maramoja tu na si kwenda maramoja kwa sababu huwa sigonjeki ila huwa napata maumivu madogo madogo ya kawaida ni kinywa maji kwa wingi alafu ni kule chakula mbacho kinastahili ambacho kiko nalishe bora na sukia hayo yote ya mekwisha tu maramoja. Na hilo limenisaidia sana katika kuhifadhi afia ya mwili wangu na mwili wangu kutokuwa na matatizo mengi ambayo nilikuwa na kuwa nayo hapo nyuma kwa kutofanya zoezi na kwa kutozingatia mambo muhimu ambayo yanahitaji mwili wangu kuzingatia. Alafu na kumbuka kwenda hospitali kama hu mwaka sijaenda hata maramoja kwa sababu nimekuwa ubuheri wa hafia na nimekuwa na hafia ya nzuri ambayo ijakuwa ikinitatiza mahali popote. Na sisemi kwa sababu huwa pengine sisiki maumivu. Maumivu wakati mwingine ninasikia kichwa kina niumia kwa umbali. Lakini kikiniuma na hakikisha ya kuwa, nimekunywa maji mengi, nimefanya zoezi, nimefanya shughuli, nimeeka mazingira yangu yamekuwa nandifu. Na stahili na nakula chakula ambacho kina stahili, mwili, upate, diposa, siwezi kugonjeka. Kama najua hua nakula mboga za kienyeji, ambazo ni kali, na najua ni tiba, hua nakula mboga ambazo ni tiba ya mwili wangu. Enyewe na shughulikia magonjwa tofauti kwa.

Kuogelea ni moja yapo ya mchezo ambayo napenda sana na nilianza kuogelea nikiwa mtoto mdogo kwa sababu shule nilikua na soma walikua na ule mchezo wa kuogelea ambapo tulikuwa tunaenda mashindano pembeni zote inchini na kuogelea ilikuwa ni moja yapo ya vitu ambavyo wanafunzi wengi walipenda kwa shule yetu kwa sababu shule yetu ilikuwa imejulikana kutoa timu nzuri sana ya waogeleaji ambayo walikua wanaenda mpaka nje ya inchi kuwakilisha inchi kwa sababu ya kuogelea. Kama watoto wadogo mashuhuri na shupavu ambao wakona ujuzi wa kukimbia ndani ya maji na kuogelea na kupika pengine ukingoni kwa haraka sana. Sasa mimi nikikuwa moja hapo ya muogeleaji mkubwa ambaye nilikua na ujuzi wa kutumia muda mfupi sana nikiogelea kwa sababu nilikuwa naweza ingia ndani ya maji na nifunike mapua nikae kwa muda kama dakika tano kama sijapumua niko chini ya maji alafu nitokeze. Nilikuwa na ujuzi wa kuingia mpaka chini ya maji nijachilie mpaka chini ya maji kama nimefunga kila mahali. Hakuna pumzi nimeshikilia. Nikirudi mpaka juu ndio nipumue. Sasa mimi kuogelea ni moja yapo ya vitu ambavyo nilianza nikiwa mtoto mdogo na nimecheza mbaka tumekua tukicheza shuleni, tumekua tukienda niking'ang'ania shule yetu kwa kuhakikisha, tunatuzwa vizuri na tunarudisha ushindi, nyumbani kutoka kwa mashindano ya kuongelea. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa tumeenda kuogelea mashindano ya kitaifa ambapo tulikuwa tukitoka hapo tunenda inje ya taifa ambapo tulipatana na timu moja hatari sana ambayo ilikuwa inatoka kule pwani. Lakini sasa hao walikuwa wamezoea kuogelea pengine kwa bara la hindi tofauti na sisi tulikuwa tumezoea kuogelea kwa maji ambayo yametulia na tulikuwa na ujuzi tofauti ambao pengine hao hawakukuwa nayo. Sasa ikafika mashindano ambapo tulipigi timu zote nao pia wakapigia timu zote na ilikuwa finali tukutane nao. Sasa walikuwa wana zingatia muda ambao tumetumia wakati ya kuogelea. Hiyo ndio ilikuwa moja yapo ya vipengee muhimu sana ambavyo walikuwa wanazingatia. Kuogelea si kuogelea tu ila ni muda gani utatumia kufika kutoka upande mmoja ukielekea mwingine. Sasa hiyo ilikuwa ni baadhi ya vitu ambavyo, vilikuwa vinazingatiwa na tukaibuka washindi wa ule mchezo kwa kasoro ya muda mchache sana. Kwa sababu, ata kama tulikutana na watu wenye wameogolea barahindi na umekua, umezaliwa ukiogelea huko lakini sisi nasi tukua tumekuzwa jinsi ya kuweka muda na kumaliza wa kwanza. Hapo ndipo nikaingia kwa maji nikajikaza ya nikasema akuna kupumua ama kueka uso juu kitu ambacho nitafanya nitaeka uso juu kama nimemaliza safari ya kuogelea tulipoingia majini safari ya kwanza tukaingia ile ya kuenda na mbele tukamaliza ni kamaliza kwa muda ambao unafaa nikashinda ule mpinzani wangu ambaye tulikuwa tunashindana naye kwa karibu sana, alafu tukaenda raundi ya pili ambayo narudi na mugongo ambapo ilikuwa ni raundi ambayo pengine kwa watu ambao wamekaa bara hindi walikuwa na ujuzi zaidi kutuliko. Lakini sasa mimi nilikuwa nimezoea na nilikuwa na ujuzi mkubwa wa kuogelea na mgongo kwa maji ambayo yametulia. Sasa hapo ndipo nilishinda mwenzangu ambayo alikuwa natoka kule bara la hindi. Ambapo nilirudi na nikahakikisha nimejisukuma alafu nikajiachilia sasa kujiachilia kuna nguvu ilijitokia sasa vile nilianza kuzungusha mguu juu chini kupiga maji juu chini nilistukia nimefikia chuma na nimekua wa kwanza. Hapo ndipo shangwe vigelegele na vivijo vilipigwa kwa sababu nilikuwa muogeleaji ambaye manikisha rekodi mpya kwa inchi yetu na ata imekinzana na ile ya dunia. Hapo ndipo nilipata tiketi ya kuenda kujiunga na wenzangu kuogelea kwa sababu ya mashindano ambayo yalikuwa yanaendelea ya dunia ya kuogelea kule marekani. Na nilipofika huko nilikuwa na uoga mwingi kwa sababu nikuwa nasikia pengine wamerikani wanakuwa ni watu wenye wamefanya ile kazi kwa muda mrefu na wako na ujuzi zaidi wa kuogelea. Lakini nikasema bila shaka nikienda nita pambana nao kama tu.

Kwa kweli kabisa mimi nikikuwa mojo wapo wa msimamizi wa wafanyakazi wote katika kampuni yetu ambaye niko na majukumu ya kuhakikisha nasimamia shughuli zote ambazo zinaendelea kwa kampuni. Nimekuwa nikileta mabadiliko mengi sana katika kazini ambapo kila mara nafanya mawasiliano inakuwa ni kitu ambacho kinatoka chini kikienda juu. Si kitu kinatoka juu kikienda chini. Sasa nilikuwa, nikiingia kwa kampuni, mara ya kwanza niligundua, wafanyakazi wengi wanafinyiliwa chini sana, hawana uwezo wa kutoa sauti zao, na hata hawana uwezo wa kujieleza. Pengine, watoe ni nini kinawaumiza, ni nini kinawatatatiza, ama ni masaibu gani wanapitia kule kazini. Lakini vile nilifanya mawasiliano yatoke chini yakienda juu, ilikuwa ni rahisi sana kuleta mabadiliko kwa kampuni kwa sababu nilikuwa napata malalamishi moja kwa moja na tunashughulikia yale malalamishi na kwa kushughulikia yale malalamishi. Tulikuwa tunafanya mabadiliko mengi sana kwa sababu usalishaji hata wa kampuni ulipanda ukawa wa kiwango cha juu. Alafu kingine ambacho kilinistua sana. Ni wakati ambapo nilikuja nikaeka sheria mupya ambapo nilisema hakuna mtu yeyote pengine kuelekeza mwingine kazini ila ni kufunzana. Nikafanya kazi ikawa ni kila mtu akiona mtu amefanya makosa, unaenda unamwambia, vile ulifanya hivi haitakikani hivi iila inatakana ifanyike hivi. Niliunda ile mazingira ambayo kila mtu anajifunza kitu kipya kutoka kwa mtu mwingine na kila mtu hako na wajibu wa kuhakikisha wageni na watu wale pengine hawana ujuzi zaidi wanafunza mpaka wote wanakua, wanajua kitu ambacho kinastahili kwa sekta tofauti tofauti ya kampuni yetu. Na yale mabadiliko yalisaidia pakubwa sana kwa sababu nimeona uzalisha hata wa kampuni unakuwa wa kiwango cha juu. Halafu kitu kingine ambacho kilikuwa kimekozekana na nikaleta mabadiliko yake ilikuwa ni ile uaminifu ya wafanyakazi. Ungepata wafanyakazi wengine wanafanya kazi chache, wengine wanafanya kazi kubwa na wanataka walipwe mshahara sawa. Nikawaita kwa guaride, nikawaelekeza, nikawaambia kuanzia leo hakuna mtu ambaye atakuwa kiongozi wa mtu mwingine ama hakuna mtu ambaye atakuwa analazimisha mtu mwingine amfanyie kazi na yeye anamwangalia akisema wewe ndio umekuja juzi lazima ufanye kazi, ujifunze kazi. Nilitoa hiyo kitu na nikahakikisha watu wote wanafanya kazi kwa usawa na watu wanafanya kazi kwa uaminifu kwa kuzingatia undugu na udada na kufanya kazi kama ni yako si kufanya tu kazi ni kama ni ya kampuni ila mnafanya kazi kwa minajili ya kuelimishana mumoja na mwingine. Hapo ndipo nilijua kumbe kufanya kazi, si kufanya kazi tu, bali kufanya kazi ni kufaana halafu mabadiliko mengine ambayo nimeleta kwa kampuni yetu ni kuhakikisha pengine mikutano ambayo haikuwa inafanywa pale nyuma watu wakipata pengine malipo ya ziada nilihakikisha naleta malipo ya ziada ambapo kila mkutano ambayo nilikuwa naitisha nilikuwa nahakikisha kila mtu anapata fedha kwa mkutano ambayo, kwa kikao ambacho tumekaa kwa ajili ya kazi. Na hapo niliona kuleta hiyo motisha kwa wafanyakazi ilifanya wafanye kazi kwa bidii sana kwa sababu nilikuwa natunza, kila mfanyakazi ambaye anafanya vizuri sana nampea zawadi na hiyo tuzo ilisaidia wafanyakazi wote kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha wanafanyia kampuni kazi nzuri kwa sababu wakifanya kazi nzuri kuna tuzo yenye walikuwa wanapata. Hiyo ilisaidia pakubwa sana katika kuwezesha kampuni kutoa uzalishaji mkubwa sana wa bidhaa, na kando na bidhaa ilifanya kampuni yetu ikajulikana kwote kwote kwa utendakazi mzuri na kwa malipo ya wafanyakazi kwa wakati na malipo ambayo inaongezeka kila kuchao kwa mafanikio ya kampuni. Na nilileta mabadiliko makubwa kwa sababu kampuni ilianza kuingiza pengine fedha ambazo haikuwa inashuhudia pale nyuma. Ilianza kuingiza mapato makubwa sana ukilinganisha na miaka zilizopita ambapo kampuni ilikuwe inaingiza pesa kidogo lakini ikaanza kuingiza mapato mazuri ambayo inatosheleza wafanyakazi.

Kwa mara mingi nimekuwa na ndoto ya kufikia mwanabiashara mmoja ambaye nampenda sana, ambaye anaitwa Aliko Dangote. Aliko Dangote ni moja wapo wa wanabiashara wakubwa sana Afrika. Hata tunapoongea sasa hivi, yeye ndiye mfanya biashara mkubwa sana Afrika kiujumla. Na ni mwanabiashara ambaye amekuwa amebobea kwa upande pengine wa kuuza mafuta na amefanya iyo biashara kwa muda mrefu sana para kuuza mafuta na simiti. Ambapa amekua akifanya hiyo biashara tangia, akiwa kijana mdogo. Na ni mwanabiashara ambaye alikuwa kutoka chini sana na akakua na mipango kabambe ambaye ilimwezesha. Akakua ni mwanabiashara ambaye anachimba mafuta mengi sana na anayasafisha na anauza duniani kwote. Na huyu mwanabiashara kitu ambacho kilifanya nikampenda ni mwanabiashara ambaye aliunda nafasi za kazi kwa vijana, wengi sana, ambao walikuwa pengine na masomo ya hali ya juu lakina hawakukuwa na yule wa kuwasaidia. Pia alikuwa ni mwanabiashara wa moja wa kipekee ambaye alikuwa anasaidia watu ambao hawajiwezi na wamesoma. Na hata wengine ambao hawajasoma lakini wako na uwezo wa kufanya kazi kwa kampuni alikuwa anawachukua na anawapa kazi nzuri sana. Na hata akafunza vijana wengi katika ulimwengu wa kiteknolojia jinsi ya kuibuka mwanabiashara bora ambaye anahitajika katika pengine ulimwengu mzima na hata kanda la Afrika mzima. Na ni mwanabiashara wa kipekee ambaye ako na ujuzi na taaluma ya ajabu sana ambapo anaweza tembea tu pengine nchi za nje ya Afrika na aunde urafiki na aanze kupeleka bidhaa huko na apate hata wateja wakubwa ambayo wananunua bidhaa zake. Na kulingana na huyu mwanabiashara alingo dangote, amefanya vitu vingi Afrika hata kusaidia nchi ambazo hazijiwezi kikweli katika kuwapa fedha za maendeleo na hata kuwainua kwa kujenga makampuni tofauti tofauti ya kibiashara kwa hizo nchi. Na mimi namuenzi huyu mwanabiashara kwa sababu kitu cha ajabu ambacho alifanya ni kuzidisha biashara yake na ikapata mafanikio makubwa sana kwa mwaka mmoja ambapo aliinuka mara moja na akakuwa na uwezo wa kusaidia watu wengi sana kupitia biashara vyake. Alafu kitu ambacho kimefanya ule mwanabiashara kujulikana ulimwenguni kote na hata Afrika mzima ni mwanabiashara ambaye hana pengine, hana moyo mchafu ama ana ile moyo ya kusema hasaidii watu ila ako na moyo ya usawa kusaidia watu, moyo mzuri. Ambapo anasaidia mtu yoyote bora anatoka Afrika, hata nje ya Afrika, yeye habagui watu kwa rangi ama habagui watu kwa misingi ya nchi ambazo wanatoka. Na mimi namuenzi huyu mwanabiashara kwa sababu kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake, hakuna yoyote ambaye hawezi kufanikiwa katika nyanja za kibiashara. Kila mtu bora kama ako na lengo na maono ambayo ni dhabithi anaweza fanikiwa katika ulingo wa biashara. Na nimejufunza sana kutoka kwake kwa sababu akiwa mwanabiashara ambaye amekuza talanta nyingi za vijana. Na hata amekuza talanta nyingi za watoto wa kia Afrika Mwana biashara ambaye ametufanya tujue. Kumbe unaeza kutoka kwa umaskini bora kama uko na nia nzuri na uko na malengo mazuri na maono mazuri na uko pengine na uko na kila kitu ambacho chaweza kufanya ukakuwa mwanabiashara mwema. Na mimi nasema aliko dangote ametusaidia sisi kama vijana hata tunavyopitia kwa mitandao zake. Tunajifunza vitu vingi sana ambapo nami nimeanza kufanya biashara kama yeye lakini you kama hata singelikuwa mwanabiashara mkubwa nimenzia chini lakini nimefata nyayo zake na najua siku moja mojawapo ya hii siku nami ntafikia kwa viwango vyake ambavyo pengine ntajulikana na ntafanya biashara kwa kusaidia watu na kwa kusuluhisha shida ambazo ziko duniani kwa zile biashara ndiposa mimi naye nifanikiwe kama yeye.

Kwa hakika kabisa mimi uwa na ndoto ya kutembelea inji ya merekani. Uwa napenda kutembelea inji ya merekani kwa sababu ya vitu vingi ambavyo wanafanya na inafanya ikue ni moja hapo ya inji ambayo imendelea sana ulimuenguni kuote. Na merekani uwa ni inji ya kipeke kwa sababu ukiona karibu kila kitu. Iyo ndiyo nambari moja kwa zana za kivita, pengine kwa jeshi nzuri, kwa uchumi mzuri. Ata wako na masomo bora sana ulimuenguni kote. Kitu ambacho huwa kinanifanya ni ipende inji ya merekani sana. Ni jinzi wako na demokrasia ambayo inasaidia kila mtu. Ara mtu yeyote anapoenda huko hako na uru wa kufanya kila kitu bora kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa demokrasia ya merekani. Na ni mojawako ya hinji ambayo imeendelea sana na ata iko na vitu vya kujivunia. Kwa mfano kama kule Los Angeles ambapo watu wengi uwa wanaenda Hollywood kwa hajili pengine ya kutoa vitu tofautofauti, pengine filamu na uwa inabeba watu mamilioni ambao uwa wanaenda wanatoa zanaha filamu na nyimbo tofautofauti huko ambako ukitolea nyimbo yoyote huko uwa inavuma sana na inakurudishia mapato na ata unapata fedha mingi sana alafu kitu kingine ambacho uwa kinanifanya natamani iyo inji ni inji ambayo iko na kila kitu ambacho kinastahili vijana wakue kulingana na teknolojia ya sasa ambapo wanafunza vijana wengi duniani kwote jinzi ya kujitegemea kutumia teknolojia ya kisasa na jinzi ya kutumia teknolojia ya kisasa kupunguza mizigo mingi pengine ya kikazi na kupunguza mizigo mingi ambayo inatungonga ama inatusumbua sisi kama wanadamu. Alafu kitu kingine ambacho kinafanya merekani inakua moja wapo ya inji ya kipekee iko na miji mizuri sana. Kama Lavington kule ambako ni mji mzuri sana ambapo watu wengi uwa wanaenda kujionea ni nini kinaendelea huko. Halafu mji mwingine ambao huwa napendezwa nao sana ni Florida, ambapo watu huwa wanaenda huko kuona jinsi watu walivyo na desturi tofauti tofauti, na tamaduni na mila za huko jinsi zinavyoendeshwa. Halafu kitu kingine ambacho kilinifanya nikapenda Amerika ni watu ambao ni wakaribishaji, ni wakarimu, na ni watu ambao nakaa nao. Wageni kwa uzuri bila pengine kulumbana ama kuwatia kisirani ama kuwafukuza hivyo hivyo. Kama umeenda huko na stakabadhi zako ni nzuri, hakuna mtu yeyote ambaye akona uwezo kukufukuza hadi siku ambayo kandarasi yako ya kukaa inaisha, ndipo uweze kuondoka. Alafu kitu ambacho ningependa pengine kukuelezea kidogo, ni desturi ya jinsi masomo yao yanaendelea, vile wanavyofundisha masomo mazuri sana, mtoto mdogo anafunzwa talanta kuanzia utotoni na unahakikisha kwamba talanta ambayo ulikuwa unasoma tangu utotoni, ndipo unaenda kufanya huko, na huko kuna sehemu nyingi sana za kufanya kila talanta, na kila talanta inalipa. Kama vile niliona watoto ambao wanajifunza mpira, wanawajengea shule za mpira ambapo wanakuzwa kutoka chini, wakiwa wakubwa hiyo ndiyo talanta yao, wanaenda kwenye vilabu, wanaanza kucheza kando na masomo na wanaendelea na wananenepa hivyo. Hicho kitu kilichonifurahisha sana, nikasema mimi nami ningependa watoto wangu waishi huku na wasome talanta zao wakiwa watoto. Ndiposa wakikuwa wakubwa wajue ni nini wanafanya na ni nini kitawaletea pengine unga mezani, ama kitawaletea chakula cha kila siku na pengine mahitaji ya kila siku ya nyumba. Halafu nikifikiria safari ya Marekani, huwa ni kitu ambacho kinanifurahisha sana kwa sababu nasikia huko si joto. Kama huko kwetu, na si baridi sana, vile wakona hewa nzuri ambapo mtu yeyote anaweza kuishi. Na nimetamani kwenda huko siku moja. Nikifika huko, natumaini ndoto yangu itakuwa imetimia na nitakuwa nimetembea pembe zote ambazo nilipenda kutembea mpaka nimalize zote, halafu nirudi nchini kwetu. Siku ikifika ya.

Kushirikiana na timu ni kitu cha muhimu sana, na ni jambo ambalo huwa lina tusaidia pengine kuafikia malengo yetu. Moja wapo ya vitu ambavyo mimi huwa nafanya kushirikiana na timu ni mawasiliano. Mawasiliano ni kipenge muhimu sana ambacho huwa kinatusaidia wakati pengine ambapo tunataka kufanya kitu chochote nawasilisha pengine swala ama tunaka pamoja tunajadiliana. Ni vipi tunaenda kuafikia hichi kitu ambacho pengine tunafanya. Na mawasiliano huwa inatusaidia pia katika kufanya mazungumuzo yetu ya kila siku. Kwa sababu uwezi pengine unazungumuza hivi pengine kama mwenye anaeongoza ile timu alafu wengine wanazungumuza tofauti na wewe. Lazima kiongozi awe mmoja na mimi huko mara mingi nikiwa kama kiongozi huwa nahakikisha kila mtu ameridhika na yale yote ambayo tumeamua kama timu tunenda kufanya. Kama tumamua pengine sisi zote leo tunaenda kufanya pengine kazi fulani kama kuhakikisha tunatia sahihi vitu vyote ambayvo tumekua tukingojea ni sisi sote tunafanya hivi. Si weingine wafanye, alafu wengine wasifanye. Alafu kitu kingine ambacho huwa inafanya tunashirikiana na timu vizuri ni kuhakikisha kila mmoja ameridhika na yale pengine ambayo tumepanga. Kama tumepanga tutakua tunafanya kazi kuanzia Jumatatu pake Ijuma na Ijuma tunamaliza kazi mapema kabla ya saa saba. Hivyo ndivyo timu yote inafanya kwa ajili ya kusikizana si wengine wafanya pengine kazi mingi alafu wengine wanafanya kazi chache wengine wanakulia kwa mgongo wa wezao. Na kama timu huwa tunaketi chini tunakuwa na uaminifu kwa sababu uaminifu ni moja wapo ya vitu ambavyo huwa vinajenga timu na ikenda mbele. Na hiyo ndiyo huwa inatusaidia kushirikiana vizuri sana. Timu ikikosa uaminifu mambo huwa inaharibika na hata pengine kama mulikuwa, mumepangilia kufanikiwa na pengine muwafikie malengo yenyu. Mara mingi huwa amuafiki kwa sababu ya kutokukosa uaminifu moja kwa mwingine. Alafu kitu kingine huwa tunakua ni watu ambao tuko na uwazi na chochota ambacho tunafanya ni lazima tuhakikishe kila kitu ambacho tunaweka mezani kila mtu anajua ni hiki ndicho tumepata. Na kama tumepata hiki tutagawana kivipi, na tutazalisha kivipi yale ambao yamebaki kuhakikisha tunaendelea kufanya kazi kama timu vizuri bila kulumbana moja na mwingine. Alafu kingine ambacho huwa kinatusahidia katika kushirikiana kama timu, uongozi bora. Uongozi bora huwa unatuwekea kama viongozi wetu wako na misimamo na wako na ile usawa kwa kufanya vitu. Kiongozi akiwa ni kiongozi wakubagua watu kwa misingi, pengine, huyu anatoka kwa kabila hili, huyu anatoka kwa kabila hilo lingine, ama huyu anatoka kwa kata hii, huyu anatoka kwa kata ingine. Hiyo huwa inatuharibia kazi sana. Lazima tukuwe na kiongozi. Na mimi mara mingi nikikua kiongozi huwa nahakikisha. Tunaweka misingi ya kikabila kando na tunaweka pengine utafauti kando. Tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha. Tunafanikisha shughuli ambayo imetuweka hapo na kuhakikisha ya kuwa, chochote ambacho tunafanya kinafanikiwa. Alafu kingine ambacho huwa kina tusaidia kushirikiana na timu vyema ni kuhakikisha ya kuwa kila mmoja anaridhishwa pengine na na malipo ama ahadi ambazo amepewa na kambuni. Kama kambuni tumeahidi kila moja atakuwa anafunga kazi yake kabla ya saa kumi. Huwa tunahakikisha inakuwa hivyo nakipitisha hata dakika chache unalipwa pesa ya ziada ama marupurupi ya ziada kwa sababu. Huwa hatutaki mtu yoyote kwa timu alalamike ama mumufanyishe kazi mingi. Alafu mwishowe munamuacha hivyo, na kushirikiana kwa timu huwa kuna leta ufanisi mkubwa sana. Kwa sababu mahali ambako watu wako na lengo moja, nia moja, na wanafanya kazi kwa pamoja kwa furaha. Huwa wanafanikiwa pakubwa sana, na hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vimetusaidia kukua kama timu. Na kukalibiliana na shida tofoto kauti kwa upendo na hata kumaliza hizo shida bila hata ugomvi na kwa uzuri.

Siku ya leo kuna jua kali sana. Hata nimekaa ndani ya nyumba kwa sababu ya kupata angalau kivuli na baridi kidogo. Na huku kila januari huwa kuna shuhudiwa jua la hali ya juu sana ambapo huwa linawaka kwa sababu mahali ambapo naishi kuna joto jingi zaidi. Na huwa inakuwa hivi kila januari mpaka mwezi wa tatu hapo ambapo huwa tunashuhudia jua kama la centigrade kama ishirini na tisa mpaka thelathini na moja. Najua hili huwa linawaka bila mawingu na hata huwa linawaka kwa muda mrefu sana. Ambapo ukiamka asubuhi hata uoshe nguo ukianika kwa pengine waya pale inje utastukia baada ya madakika kama kumi kumi na tano hivi nguo ishakauka. Na hiyo imetufanya tushuhudie joto la hali ya jumba hata tukitaka kuvaa nguo tunavaa nguo ambayo ni nyepesi, nguo ambayo si nzito kwa sababu ukivaa nguo nzito huwezi kaa huku na hata huwezi vaa nguo nyeusi kwa sababu inanyonya jua. Na joto ya huku ni kadi sana ambapo huwezi tembea hata na pengine nguo ambaye ni nzito kwa sababu mara mingi mimi huwa navaa nguo nyepesi na ile nguo nyepesi huwa navaa kila mara hata nikija huku hata kujifunika pengine usiku kitandani najifunika tu shuka kwa sababu siwezi jifunika blanketi ama kitu chochote kizito. Na joto la huku pia huwa linafanya mimea, inakuwa kwa haraka sana, ambapo ukipanda mimea umwagilie maji, pengine wakati ya kiangazi, unastukia baada ya miezi mwili mitatu mimea, isha kuwa tayari. Na kitu ambacho kina nifanya pengine nivae nivae mguo nyepesi mara mingi ni kwa sababu huku ukivaa nguo nzito utastukia ngozi yako pengine inamomoka ama unapata ile joto jingi mpaka inaharibu ngozi unaanza kujikuna kuna ama ngozi inaanza kutoka yenyewe. Na hali ya hewa ya huku kwa hakika kuna baridi kidogo inapitia kwa hiyo jua lakini jua lenyewe ni kali sana. Karibu watu wengi wako na vile vitu vya kuleta baridi kwa nyumba kwa sababu zile fani kwa sababu joto la huku lina shuhudiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na mara mingi nilipokuja huku nilikuwa naona watu pengine wengine nawapata wamevaa, pengine nguo ya ndani, nguo inakaa kama ya ndani nikajiuliza na mbona watu wanatembea uchi ya mnyama. Kumbe si hivyo, kumbe ilikuwa inapatia na joto jingi ambalo linashuhudiwa katika hizi sehemu. Halafu kitu ambacho ningesema kuhusu hewa ya huku, mara ya kwanza kama hujazoea unaeza kuwa mgonjwa ama ukumbane na marathi ambayo yana ambatana na joto. Lakini ukikaakaa halafu uzoe, hapo ndipo utaanza kufurahia hewa ya huku. Hewa ya huku ni nzuri sana. Kwa mfano ukipata mahali penye kuna msitu, wakati jua linawaka, halafu uende kwa ile msitu, uanze kukula matunda ya msitu. Halafu upate ile baridi ambayo inatolewa na miti na ile upepo mzuri ambao ukivuma hivi unajihisi vizuri sana na mimi nimependa hata sehemu za huku kwa sababu kitu ambacho kinakuwa haraka kwa hii joto ni vyakula ambapo wanapanda vyakula karibu msimu tatu kila mara wanategemea mvua kidogo lakini hiyo mvua inafanya chakula kinakuwa haraka sana halafu pengine kitu ambacho ningependa kufanya nikikuqa kwa hii hewa ya joto. Pengine mara mingi huwa naenda kwa kutembelea sehemu kama za kuogelea. Kwa sababu wako na bahari huku kubwa. Naenda kule kwa bahari naogelea najifurahisha. Tunastarehe na marafiki zangu ambayo wengine wana pigia mbizi. Sisi tunaogelea tu ambao hatujui kupiga hiyo mbizi. Sasa tukikutana pamoja, kando kando ya ufuo wa bahari, tunachoma nyama, tunakula kwa pamoja, tunafurahia. Itakua tunabeba, mivuli ambayo huwa inatusaidia, hata tukienda kule kwa bahari, halafu na hiyo baridi ya bahari, ikitupigia, tunajihisi vizuri sana. Hata kama tulikuwa na msongamano wa mawazo, mawazo yenyewe inatulia, na tunakaa kama watoto wa wafalme. Kwa sababu mara mingi huku kuna mahali pengi pa kujivinjari na kujinafasi na hata kuhakikisha unakaa maisha mazuri. Napenda sasa hivi hewa.

Kwa kweli mimi huwa napenda mandhari haswa mazuri kama mbuga la wanyama. Kila mara nimekuwa naenda kwa mbuga la wanyama kila wikendi kwa sababu tuko na mbuga la wanyama ambalo liko karibu na ambapo tunaishi. Na lile mbuga la wanyama ni kubwa sana kwa sababu ni mojawapo la mbuga la wanyama ambaye labeba. Maelfu na maelfu ya watu kutoka duniani kwote ambao huwa wanakuja kujionea wanyama wakubwa kama vile ndovu, nyati, simba, chui na kiboko. Na hata wale wengine wengi ambao wanaishi kwa ule mbuga la wanyama. Na imekuwa ni mahali pazuri sana ambapo huwa tunaenda kujivinjari, mahali ambapo tunaenda kutuliza mawazo yetu. Kama mimi kila mara nikikuwa na msongo wa mawazo, hapo ndipo mahali ambapo huwa naenda kupata uponyaji kwa sababu nikiona pengine simba, wanakimbia, wananguruma, naona mshtuko fulani, unatoka kwa mwili. Na ukitoka hivi, mawazo yote inapotea na nikikuwa hapo, nasikia kufurahia. Wakati ninaona swara, anafukuzwa pengine na chui, ama anafukuzwa pengine na simba hapo watu huwa tunashuhudia jinsi wanyamapori huwa wanawindana unaona si mnyama kama ngiri ametulia tu shughuli zake kidogo kidogo hivyo unaona simba anatokea huko ni furaha ilioje ambapo utaona wanaanza kukimbizana unaona simba anampata yule ngiri anamzungusha kwa uwanja mkavu hivi ngiri anaenda anamzungusha, anapiga kona mingi lakini simba hamuachilii anasema mimi na wewe leo mpaka wewe ukuwe kitoweo changu na sikuachilii kama sijakula ukuki wa mzima, hapo ndipo huwa naona furaha ilio ya kiasili sana ambapo unaona vitu vya kiasili vile vinajiendesha havingangani kutafuta chakula, chakula tu ni wanyama ambao wako pale ndani kwa sababu hauwezi kuwa na uwezo wa kulisha wale wanyama wote na hapo ndipo nilikuwa nafurahia hata maumbile na uhalisia wake kwa sababu mara mingi nikienda hapo ndani huwa najiuliza na Mungu ni muumbaji kweli, aliyafikia kivipi kuhakikisha hizi vitu zote vile aliumba maajabu ambayo yanaonekana kwa wanyama pori huko ambapo ukienda kwa mbuga la wanyama unaona wanyama tofauti tofauti, naona kama kiboko wako elfu kama sita hivi kwenye ile mbuga la wanyama ambalo huwa naenda na wale kiboko huwa wanakaa pamoja. Halafu nyati pia huwa wanakaa pamoja wakiongojea pengine yule ambaye atakuja kuwachokoza wamvamie wote. Na haswa simba ndiyo anakuanga mwepesi wa kumla nyati kwa sababu simba kuna venye mingi na ako na ujuzi wa mawindaji. Sasa hapo tunapoona simba pengine anaenda kuvuruga ama kuenda kuwinda nyati huwa anangojea akiwa peke yake kama ameenda kunywa maji peke yake. Hapo simba kadhaa wanajikusanya alafu wanamuendea, wanapomuendea kwa sababu ni mnyama mkubwa na nyama yake ni mingi hata simba wakimla hawawezi mmaliza wanamngojea wakati ameenda pengine mahali kukunywa maji mahali penye kuna mto, anapoinama hivi simba amemrukia akimrusha wengine wako naye kua na mguu mwingine na huu mguu wote halafu mwingine shingo wanashtukia wameshamweka chini. Hiyo ndiyo baadhi ya vitu ambavyo huwa navifurahia sana nikienda kwa mbuga la wanyama. Wanajisikia ni kama niko nyumbani. Na nimekuwa nikishuhudia vitu tofauti kwa mbuga la wanyama ambapo mara nyingine unaenda unakuta swara anafukuzwa na mbwea na swara ako na pembe kali sana. Anakimbia anakimbia akiongojea yule mbwea ako peke yake, anasimama na anamwekelea ile pembe. Hiyo pembe ingedunga mbwea anakuwa ameisha nguvu na swara anaanza kula nyasi yak ni kama hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Hakuna kitu kizuri kama huwa kutembelea mbuga la wanyama na hakuna kitu kizuri kama kupendezwa jinsi maumbile ya Mungu yanapendeza. Halafu nilikuwa nafuatilia huyu mnyama ambaye anaitwa ndovu, ambapo nilikuwa namwona anakula nyasi na ako ako na pembe mbili pale ukiangalia kuhusu wake na yule ndovu jinsi anafanya mambo yake unakaa ni mnyama mkubwa sana ukikaa chini ukimwangalia unaanza kufurahia tu. Vile tu huwa tunatalii na gari la watalii huko ndani, huwa tunajionea vitu vingi, ndege wa kila aina, hata wengine ambao sijai waona tangia nizaliwe. Nikitaka kuwaona, ni lazima niende kwa hiyo mbuga la wanyama. Wakati mwingine ukutane na joka kubwa sana mpaka udhanie, hili si litaangusha gari letu, hiyo yote.

Mimi huwa napenda kukula popcorn sana kwa sababu ni chakula ambacho mimi mwenyewe uwa nakipika. Na popcorn ni mojawapo ya chakula ambacho ni kitamu sana asuwa kama unataka kukula maindi ambayo pengine yamefura. Alafu ukayapika unatumia popcorn. Popcorn ni nzuri ata wakati mwingi huwa naikula wakati yenye nafanya usafiri ama nasafiri kutoka kituo kimoja nikielekea kingine nakumbuka nilikuwa nanunua popcorn kama pengine ya shilingi mia moja hivi alafu nanunua kitu kama soda sasa naenda nikimumunya moja moja nikikuwa kwa gari huw inanisaidia sana aswa wakati ambapo pengine staki kula chakula kizito ninaposafiri ndio niende pengine aja ovyoovyo na gari huwa halismami usiku. Kwa sababu mara mingi mimi uwa napenda kusafiri usiku. Na popcorn ni mojawapo ya chakula ya kipekee ambayo inapendwa na watu wengi sana. Aswa watoto wadogo wanapenda kuila. Na kuimumunya popcorn sanasana. Na pengine zile juisi ukinyima mtoto popcorn wakati yenye mnasafiri amtasafiri kwa amani. Kwa sababu ule mtoto atalia kwa nguvu sana akisema baba mama nataka popcorn. Na hiyo uwa inawasaidia sana watoto kwa sababu akianza kula popcorn akikua kwa gari, atakula, akule, achoke, akichoka, hatakuwa anasumbua na analala. Na popcorn si ya watoto tu, bali ni mojawapo ya zile chakula ambazo zinatumika hata kwa maharusi, zinatumika pembeni zote, mahali tofautofauti. Na popcorn iko na umuimu wake katika mwili wetu. Kwa sababu ni chakula pekee ambacho kinasaidia pengine hata mtu anakuwa na uwepesi pengine wa kupona vidonda tumboni. Pia huwa inasaidia pengine upande wa kwenda haja mtu anaenda haja kwa haraka. Alafu huwa inasaidia pia kukufanya usiwe tu unakula chakula cha aina moja. Na popcorn kwa kusema ukweli ata ninapokuwa kazini huwa nahakikisha, nimenunua kama paketi moja. Ambapo nikifanya kazi kidogo, nichoke, nachukua mbili, tatu namumunya, nakunywa maji moto ama nakunywa juisi apo ambaye imeshagwa nikiendelea na kazi yangu. Na popcorn imekua ni mojawapo ya vyakula ambavyo vinapendwa aswa na kina dada. Abapo mara mingi utapata dada, akienda mahali popote ananunua popkoni yake hapo na anunue na pengine hafya ni mojawapo ya matunda mazuri sana ambayo wameiunda kama juisi. Ambapo atakuwa ana anamumunya polepole, akikunywa hafya yake, mukiongea kwa gari, mukisindikizana kuenda mali kokote ambako mnaenda. Alafu kando na hiyo, Popcorn ni mojawapo ya chakula ambacho kinapatikana kwa uraisi na ni bei nafuu. Sasa ata ukinunua, ua inasaidia kupoteza njaa ukikua njiani. Ni chakula ambacho ni kizuri sana, ata kwa wale wagonjwa ambao pengine hawakuli chakula kizito. Sasa. Popcorn ua ni nyepesi, na ua inasaidia mtu anatafuna polepole, kwa sababu yenyewe si ngumu inasaidia aswa watu pengine wametazwa kukula vyakula viingi wakati wanasafiri ndiposa wasieze kutapika kwa gari ama yo safari yake isikuwe mbaya kwa kukula chakula kingi popcorn ni chakula tu nyepesi ambacho mutu huwa anakula kila mara kwa kazini akikuwa anasafiri hakikuwa anafanya mambo yake na ua inasaidia sana pakubwa mimi kitbinafsi popcorns imekua ikinisaidia kukusafiri kwa sababu kitambo nilikuwa na ni mutu wa kutapika lakini vile nilianza kukula ile popcorn polepole niliona safari yangu inakua nzuri alafu nikimimina, niteremshe na ile pengine soda ambaye nimenunua polepole sioni, kitu chochote ambacho kinanizuia ama vile hapo nyuma nilikuwa natapika nikionje chakula yoyote nilikuwa natapika lakini vile nilianza kukula popcorn nikaona ikanimalizia iyo shida kabisa. Kwa sababu nikikuwa garini, mimi huwa nanunua kama pakiti moja ama mbili ya popcorn. Sasa naenda ki nikimumunya polepole, nikiisaga, nikikunywa na hile soda ama juisi ambayo nimebeba. Nikiedelea na safari yangu polepole na popcorns ni mojawapo ya vyakula ambayo vinapatika na kwote. Kwa sababu aswa maindi yake uwa inapandwa na uwe inafanya mzuri sana. Ukiekelea kwa sifuria ua inafura inapasuka na vile inapasuka ndifio watu wanapenda kuila mzuri sana.

Mimi huwa napenda kusikia wimbo wa kanisa wa injili. Ambapo huo wimbo huwa umebeba maana makubwa sana vile huwa inaimbwa tofautofauti, kumtukuza mungu, kumtukuza yesu. Ambapo utasikia nyimbo mtunzi anaimba pengine mistari mingi sana jinsi. Yesu amemfanyia makubwa maishani. Kuna wimbo mmoja ambao nimekuwa nafuatilia sana wa injili. Ambapo maisha yangu yalikuwa yamefika mwisho na sikukuwa hata na mshauri ambaye angenishauri aniambie usichukue hii njia ama usifanye haya ama yale. Ambapo nilifikia mahali nikasema naenda kuchukua hatua gani kwa maisha yangu. Nimefika mwisho mpaka hata sioni ni nini naenda kufanya maishani mwangu wote. Ambapo nilikuwa naeka ule wimbo, kuna wimbo ambao ulikuwa unanihimiza sana, unaniambia, hii safari si wewe ndio umeanza, safari hii ni nzuri sana, na ukimtegemea na uweke mapenzi yako, akili zako na kila kitu kwa yesu, hakuna lolote ambalo haliwezekani. Ni wewe kuamini, ni wewe kuamini kuwa, hakuna chochote ambacho hakiwezekani na kila kitu chawezekana kwa mkono ya bwana. Na nimekua nikiusikiliza hata huo wimbo ambao nasema, wateule, msikuwe na wasiwasi, siku moja, utakuja kuenda nyumbani. Ni muda tu ya pengine dakika ama nusu dakika halafu mtaungana na mababa zenyu na manabii waliowaacha. Na wale washirika pengine wa vizazi ambavyo vimepita kama saba hivi. Sasa ninapo kuwa nasikia wimbo tofatofauti, huwa ninaniliwaza sana. Kwa sababu mojawapo ya wimbo ambazo pia huwa nasikia, nikiwa kama niko chini, pengine sina matumaini, naenda kuweka wimbo wa tumaini. Ambapo nikieka wimbo wa tumaini, unaanza kuniimbia, kuniambia, hapa mahali au kutaka. Lakini ulikuja kwa sababu utimize mapenzi ya mungu. Na ni lazima ukae hapa mapenzi ya mungu uyatimize, uishi kama yeye, ufanye kila kitu kama yeye na si kwa bidii yako ila ni yeye mwenyewe akikupigania vita akikuwa ndani yako. Na nikisikia nyimbo mingi sana, zingine huwa zinanielimisha. Kama nilikua nasikia wimbo mwingine wa injili ambapo unasema mali ya dunia yote ni yangu mimi baba wenyu. Na sisi kama watoto kama mimi ni mwana wako, na mimi ni mwana wa mfalme. Na nikiwa mwana wa mfalme lazima nitegemee kila kitu kutoka kwa baba yangu. Ambaye ni mfalme. Akisema dhahabu, lulu na vyote vilivyomo ni vyangu. Ukiangalia misitu mizuri ni yangu. Ukiangalia mawe ambayo ni ya dhamana zaidi ambayo inauzwa kwa kiasi ya pesa kikubwa yote ni yangu. Alafu nilikuwa nasikia wimbo mwingine ambao wakati mwingine huwa nasikia ambapo nilikuwa nimempoteza babu wangu, nyanya wangu. Sasa nilikuwa nimehuzunika sana lakini mara mingi nikimkumbukia huwa naweka wimbo ambao unasema, mtu kuondoka hapa duniani ama kifo hakitutenganishi bali kinatenganisha tu makao. Umeacha pengine mwili wa matope umerudi kwa matope, vumbi imerudi kwa vumbi lakini kuna mwili ambao umetukuzwa, mwili mzuri ambao ameingia ndani. Iyo ni baadhi ya wimbo ambazo huwa zinanifanya. Hata nikiteseka hapa duniani lakini niko na matumaini kuna mahali pazuri, mji ambao ni wa dhahabu naenda. Halafu nikisikia wimbo mwingine ambao unaniambia, kuna siku ambayo mateso yako yote yataisha. Ambapo huwa inanifariji, inanipa pengine hiyo faraja ya kuniambia hapa duniani nateseka lakini mateso yatafika kikomo chake. Nitajiunga na mji ambao umejengwa na dhahabu, mji ambao ni wa kipekee, mji ambao uko na asali, uko na maziwa ambayo haiishi, mji ambao furaha inabubujika, furaha haina kikomo, furaha haina mwisho na ni furaha tele ambao wataumiliki ule mji. Hiyo huwa inanifanya najua siku moja, siku mojawapo ya asubuhi moja nitaingia kule mbinguni ambako ni mji wa dhahabu, tupu, njia za dhahabu ambapo nitakuwa naketi, nitasahau, yale yote ambayo nilipitia hapa duniani na nitafurahia.

Mimi napenda mchezo wa kuigiza na kuchekesha sana. Kwa sababu maramingi nimekua nikitumia ule mchezo pengine wa kuchekesha na kuigiza katika kuwa furahisha watu ambao wamesongwa na mawazo. Na watu pengine ambao wamefika kikomo cha maisha yao na wajui wanafanya nini. Sasa kila wakati watu wanapo kuja pengine katika kiwanda cha kuchekesha ambacho huwa kinakua katika kila siku ya jumamosi jioni baada ya watu kutoka kwa kazi haswa mara mingi huwa inaanza kwanzia jumamosi saa saba hivi ambapo tuko na waigizaji tofau tofauti na watu wa kuchekesha ambao wanakuja wanachekesha watu watu. Watu wanalipa fedha wanaingia hapo ndani wanaka wanajianda kukuja kuchekeshwa na kukuja kufurahishwa na kushauriwa kwa vitu tofauti tofauti katika hiyo zana. Na hiyo zana imesaidia watu wengi sana katika kupunguza mawazo kwa sababu mara mingi utapata watu pengine wamefikia mwisho wa maisha wajui wafanye nini kwa sababu pengine maisha imekua ikiwasonga. Lakini wakikuja katika chumba cha kuigiza huwa natoka hapo kama wamepata jawabu la maisha yao. Wamebadilisha mtazamo wa maisha wao na wamejua yakuwa kwanzia leo kumbe maisha si kitu ya kusema ati imenishinda maisha ni kukubaliana jinsi iko. Ufurahie jinsi iko, shida ambazo unapitia uzifurahie, ukabiliane nazo. Kwa sababu shida haziwezi kukushinda kama mwanadamu Nana kumbuka nilipo kuwa naingia kwa sana ya kuchekesha mara ya kwanza, nilikuwa nimchekeshaji hodari. Nami pia nilikuwa nimesongwa na mawazo, lakini nikasema wacha naenda kuhimalizia kwa chumba cha kuchekesha watu. Hapo ndipo nilikuwa naeleza watu shida ambazo napitia, lakini siwaelezi ni mimi ndio napitia, lakini na watumia kama hao, kumbe naeleza shida zangu, au wako na shida kuliko yangu. Vile nilikuwa naeleza hivyo nikaona kitu ikaniingia furaha ya kusema ata shida zako zimeisha sasa. Kwa sababu nilikuwa najua baada ya kufanya hizo zana zote nikitoka nitakuwa nimepata fedha zakutosha za kujikimu kimaisha ya kulipa pengine mahitaji yangu ya kila siku hata ya kuniendeleza nifanye biashara zangu ziweze kunawiri. Mimi napenda mchezo wa kuigiza na kuchekesha sana. Na ya kuigiza ambayo inaponya watu wengine roho zao, inaponya watu wengine matatizo ambayo wanapitia, inaponya watu wengine ambao wamekata tamaa hawana pengine kuendelea na hii maisha. Lakini sasa ikiingia hapo mahali ambapo kuna kuigizwa, kuchekeshwa na kufanya watu wana ruka ruka juu, wanafurahia, wanapiga makofi. Wakitoka hapo ndani kila mtu ameburudika, amefurahia, amemalizana na pengine vitu ambavyo vilikuwa zinamsumbua mawazo, msongo wa mawazo, umeisha. Hata akienda kufanya shughuli zake, anafanya shughuli zake akiwa na amani ya roho. Na hivi vyumba vya kuigiza na kuchekesha vimesaidia watu sana katika kutatua ata shinda zao za ndoa. Ampapo utapata mwigizaji anakuja anatumia pengine mifano za ndoa. Alafu anakuja naweka vitu kama marashi fulani ya kurudisha wenye wamekosana pamoja. Sasa wenye wamekosana wamekaa kwa ile chumba cha kuigiza wakikaa hapo ndani wakitoka wana unapata wamekuja wamekaa pamoja. Wamebadilishana viketi, wanacheka pamoja, wana pigana kofi, wanasalamiana, wana furahia pamoja, wakitoka hapo matatizo ya ndoa yanakuwa yameisha, alafu wakifika pengine nyumbani, wanasema nime kusamehea huyo nae anakiri, amesamea mwenzake, ambapo inakuwa ni kitu kizuri sana ya kurejesha ndoa ambazo zimekosa matumaini, ndoa pengine ambazo watu wanalumbana, na zinakua ndoa ambayo imesimama na ikona misingi mizuri. Na hizi sana zimesaidia vijana wengi pengine ambayo wako vyuo vikuu ambao huwa wanakuja hapo, pengine wazazi hawa wasaidi kwa sababu wazazi wao wako ni walala hoi, hawana fedha za kutosha. Sasa wakikuja kwa hizo zana nao wanakuwa na ujuzi ambapo wameingia tiktok, wanaenda uko live, wanaenda wanapeperusha na wanapata pesa kutokana na kuona vitu ambavyo pengine sisi tunafanya ama wanazana wengine wanafanya kwa kuigiza, kwa kuchekesha watu ambapo nao wanatumia kama kiteka uchumi ambacho kinawasaidia maishani.

Kwa hakika kupunguza matumizi ya plastiki, imekuwa ni kampeni ambayo tumefanya kwa muda mrefu sana. Na hata kwa nchi yetu, serekali ilipiga marufuku ya kutumia matumizi ya karatasi za plastiki ambayo ilipigwa marufuku na mtu yeyote akishikwa na zile karatasi za plastiki huwa ako na kifungo ambayo hakipungui miaka mitano kwenye jela. Lakini kando na hayo yote kuna chupa kama za maji ambazo serekari haija faulu kutafuta mbinu ya kujinsi ya kuzitupa. Na hiyo ni baadhi ya vitu za plastiki, alafu kuna vitu ambavyo vinanunuliwa kama nguo, kama suti, zimefungwa kwa plastiki. Sasa imekuwa ni kampeni hata mimi mwenyewe nikifungua mojo wapo ya vituo vya kijamii ambavyo huwa vinakusanya zile vyombo vya plastiki na navipeleka kwa kampuni nauzia kampuni inashaga tena alafu inazalisha plastiki mingi. Sasa kwa mfano mimi mwenyewe nimefungua, pengine vituo tofauti tofauti kwa jamii yetu, ambapo huwa natupa zile plastiki, kila siku zikijaa, naenda nazitoa, napeleka kwa kampuni ambapo huwa napata mapato mazuri sana. Na nilianza hii biashara ya plastiki kuhakikisha ya kuwa siku kwanza biashara ya kukusanya zile plastiki na nia ya kuuza nipate fedha lakini nilianza hiyo biashara ya kukusanya plastiki ambazo zimetumika kwa nia ya kulinda mazingira yetu. Na hapo ndipo nilikutana na rafiki wangu mmoja ambaye aliniambia kumbe wewe unafanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha hawa plastiki umawasanya wote kwa mfano zile taka za plastiki nimezisanya zote na nimepeleka kuziweka mahali ambapo nilikuwa nimezirundika zimejaa sana. Rafiki yangu akaniambia kwani unapanga kuuza na uuze hizi plastiki. Kwa sababu wewe kwanza uko na tani mingi sana unaenda kupata pesa mzuri. Nilishangaa sana pesa ambayo niliuza zile plastiki hata sikuamini. Hapo ndipo niliandika niliajiri vijana ambao tulikuwa tunafanya nao kazi. Kuhakikisha wanatembea kwa mji wetu wote. Wananiletea zile plastiki tunapima nawapa fedha. Niliwaajiri na wakawa na bidii sana ambapo hakukuwa na plastiki ambazo zilikuwa zinatapakaa mjini. Kwa sababu walikuwa wanazisanya wanakuja tunapima nawapa fedha. Na hiyo fedha iliwasaidia sana katika kujikimu maishani mwao. Na ili jambo la kukusanya hizi plastiki ni jambo ambalo nilimelifanya kwa muda mrefu sana. Na sasa najivunia kukuwa moja wao wapo wa watu wa kipekee sana ambao wanashughulikia mazingira. Na kuyafanya mazingira yawe nadhifu kwa kuokota plastiki ambaza haziozi mchangani ila huwa zinabaki tu hivyo sasa haziwezi kuwa mbolea na zikaoza. Na hili bishano na pengine gongamano la kukusanya zile plastiki imekuwa ni moja wapo ya vitu ambayo imenifunza vitu vingi sana mpaka nilikuwa naona plastiki zimetuletea shida mingi sana. Hata magonjwa mengine ambayo hatuepuki kwa sababu zinatapakaa zinabeba pengine wadudu tofauti tofauti hawa wadudu wanataga hapo mayai na wanakuja. Pengine wanatuambukiza magonjwa mengine ambaye hata hatuyajui. Lakini vile niligundua nikajua plastiki inaeza tumika tena. Katika kuleta bidhaa vingine mpya hapo ndipo nilifanya bidii ya kukusanya zile plastiki. Na kuhakikisha nikachukua ile jukumu ya kusafisha mji wetu. Hakuna siku hata moja ungeona plastiki kwa mji wetu. Na hiyo kampeni nimeendesha na nimeajiri vijana wengi sana ambao wanafanya hiyo kazi kuhakikisha nimeunda ajira ya kazi kwa vijana wengi ambao wanahakikisha mazingira yetu yanakuwa safi. Hata nilituzwa zawadi na nikapewa pesa mingi sana ya kufanya hii kampeni ya kukusanya plastiki mjini wetu na nikatuzwa hiyo zawadi na rais wetu ambapo nafurahia sana kwa sababu amekuwa akinitumia kama mfano mzuri wa nchi kwa kuhakikisha nchi na mazingira yake ni safi.